Natumia muda wangu wa bure kwa njia yenye manufaa na yenye kunijenga binafsi. Kwanza, napenda kusoma vitabu na makala mbalimbali hasa, vinavyohusu elimu, maendeleo binafsi na fasihi ili kupanua maarifa yangu. Pili, natumia muda wangu kusikiliza mziki au kutazama vipindi vya kuelimisha na kuburudisha ambavyo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia, napenda kufanya mazoezi ya mwili kama kukimbia au kutembea, jambo linalonisaidia kudumisha afya njema. Wakati mwingine, natumia mda wangu kwasiliana na marafiki na familia ili kuimarisha uhusiano wa kijamii. Zaidi ya hayo, najitolea kujifunza ujuzi ya mpya kama vile kutumia teknolojia au kuandika. Kwa ujumla, natumia muda wangu wa bure kwa njia chanya. Yenye faida na inayochangia maendeleo yangu ya kijamii, kiakili na kimwili.

Nilipokuwa utotoni, nilipenda kufanya shughuli mbalimbali zilizoniacha nikiwa na furaha na hamasa. Kwanza, nilifurahia kucheza michezo ya jadi pamoja na wenzangu kama vile kuruka kamba, mpira wa miguu na kufukuza kufukuzana. Ambavyo, vilinifanya nijifunze kushirikiana na wengine. Pia nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi na wazee hasa hadithi za maadili na mashujaa wa kale kwani zilinijenga kimaadili. Wakati wa mapumziko nilipenda kuchora na kuandika mambo madogo yaliyokua yakinitokea shuleni na nyumbani. Aidha nilifurahia kusaidia kazi ndogondogo za nyumbani kama kuchota maji au kufagia. Jambo lililonifundisha uwajibikaji. Kwa ujumla, utoto wangu ulijaa michezo, mafunzo na kumbukumbu nzuri zilizochangia kunilea kimaadili na kunijenga kuwa mtu niliye leo.

Kila siku natumia usafiri wa umma kama njia yangu kuu ya kufika ninapokwenda. Mara nyingi nasafiri kwa kutumia magari ya abiria kama matatu au basi kwa sababu ni rahisi kupatikana na gharama yake ni nafuu. Usafiri huu hunirahisisha kufika kazini, shuleni au kufanya shughuli zangu za kila siku bila usumbufu mkubwa. Wakati mwingine, endapo umbali ni mfupi, huchagua kutembea kwa miguu ili kuokoa gharama na pia kudumisha afya mwili. Kutumia usafiri wa umma hunipa nafasi ya kukutana na watu mbalimbali na kujifunza tabia tofauti za kijamii. Hata hivyo, changamoto kama msongamano wa magari na ucheleweshaji wakati wa saa za kazi hujitokeza mara kwa mara. Licha ya changamoto hizo ninaendelea kutumia njia hii kwa sababu inanifaa zaidi kulingana na hali yangu ya kiuchumi na mahitaji yangu ya kila siku.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu adi nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu ya kila siku. Mazoezi hayo hunisaidia kudumisha afya njema ya mwili na akili. Kawaida, nafanya mazoezi mepesi kama kukimbia asubui, kutembea kwa mwendo wa haraka, au kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli. Wakati mwingine, hujumuisha mazoezi ya nguvu kama push-ups, squats na mazoezi ya tumbo ili kuimarisha misuli. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu mwilini na kuboresha umakini katika kazi zangu. Pia, hunifanya nijisikie mwenye hamasa na kujiamini zaidi. Ingawa wakati mwingine huchoshwa na majukumu ya kila siku najitahidi kutenga muda maalum kwa ajili ya mazoezi kwa sababu nina fahamu umuhimu wake kwa afya ya muda mrefu. Kwa ujumla, mazoezi ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Kusubiri kwa mustari, hunifanya nijisikie kwa hisia mchanganyiko kulingana na hali iliopo. Wakati mwingine, nahisi kuchoshwa hasa mustari unapokuwa mrefu na unasonga polepole, jambo linalopoteza muda na kuvuruga mipango yangu. Hata hivyo, najitahidi kuwa mvumilivu na mtulivu kwa sababu ninafahamu kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku. Mara nyingine, hutumia muda huo kufikiria kupanga shughuli zangu au kuwasiliana na watu walioko karibu nami. Kusubiri pia hunifundisha nidhamu, uvumilivu na heshima kwa wengine. Ninapo ona mstari unasonga kwa haki na kwa mpangilio mzuri huhisi kuridhika na kutambua umuhimu wa kufuata taratibu. Ingawa si jambo linalopendwa sana kusubiri kwenye mstari hunisaidia kujifunza subira na kunifanya nijithibitishe kihisia. Kwa ujumla huichukulia hali hiyo kama fursa ya kujifunza na kuimarisha tabia njema.

Ninashugulikia muda kazini kwa umakini na nidhamu ili kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa ufanisi. Kwanza, hupanga ratiba ya kila siku kwa kuweka vipaumbele vya kazi muhimu zaidi, jambo linalonisaidia kutumia muda vizuri. Huuhai kufika kazini kwa wakati na kuanza majukumu yangu bila kuchelewa. Pia, hugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili ziwe rahisi kukamilika kwa wakati uliopangwa. Ninatenga muda wa mapumziko mafupi ili kupumzisha akili na kuongeza tija. Aidha, huepuka usumbuvu usio walazima kama matumizi ya simu wakati wa kazi. Kushirikiana na wenzangu na kuwasiliana vizuri hunisaidia kuokoa muda na kuepuka makosa. Mwisho, utathmini kazi niliofanya ili kubaini maeneo ya kuboresha. Kwa ujumla, usimamizi mzuri wa muda unisaidia kuongeza ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kufanikisha malengo ya kikazi.

Mfanyabiashara bora ninae mjua ni Jack ma mwanzilishi wa kampuni ya Alibaba Namchagua kwa sababu alitoka katika mazingira magumu lakini hakukata tamaa kufikia ndoto zake Alikataliwa mara nyingi katika kazi na hata masomo lakini aliendelea kuamini uwezo wake na wazo lake la biashara ya mtandaoni Ninampenda mfanyabiashara huyu kwa sababu ya uvumilivu, ubunifu na maono makubwa aliokuwa nayo. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanzisha alibaba wakati ambapo biashara ya mtandao haikuwa imeeleweka vizuri nchini China na bado akaweza kuifanya ikue na kua kampuni kubwa duniani. Kutoka kwake, najifunza umuhimu wa kutokata tamaa, kujiamini, na kujifunza kutokana na kushindwa. Pia, najifunza kuwa mfanyabiashara mzuri anapaswa kuwajali wafanyakazi na wateja wake. Kwa ujumla, nahisi anafanya biashara kwa njia yenye maadili, ubunifu na uwajibikaji, jambo linalomfanya awe mfano bora kwa wafanyabiashara wengi duniani.

Napenda zaidi kuamka na jua kuliko kulala mapema kwa sababu asubuhi hunipa nguvu na mwanzo mzuri wa siku. Kuamka mapema hunipa muda wa kutosha kupanga ratiba ya siku, kujianda kisaikolojia na kuanza shughuli zangu bila haraka. Wakati wa asubui, mazingira huwa tulivu na akili yangu huwa makini zaidi Jambo linalonisaidia kufanya maamuzi bora na kazi kwa ufanisi Pia, kupata nafasi ya kufanya mazoezi mepesi, kusoma au kutafakari kabla ya majukumu kuanza Ingawa kulala mapema ni jambo muhimu kwa afya kuamka najua hunipa hisia ya nidhamu na uwajibikaji Hata hivyo, hujitahidi kuhakikisha na lala kwa muda wakutosha ili kuilinda afya yangu. Kwa ujumla, kuamka najua, hunifanya nijisikia mwenye mpangilio mzuri, nikiwa na motisha na tayari kukabiliana na changamoto za siku nzima.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti kwa sababu ladha yake nitamu sana na hunifanya nijisikie vizuri kila nikila kipande chake Napenda pia keki hii kwa sababu inaweza kuunganishwa na aina mbalimbali za vipodozi kama krimu karanga au matunda jambo linalo ongeza ladha na mwonekano wake Mara nyingi unifurahisha zaidi wakati keki hii ni ya fresh au imeandaliwa kwa mapenzi kwani harufu yake hunifanya nijisikie nikiwa na hamu ya kuonja. Ingawa napenda chokoleti siwezi kuwacha kujaribu keki nyingine kama vanilla, carrot au strawberry. Lakini keki ya chokoleti bado ndiyo ninayo pendelea zaidi. Kupitia keki, pia huzidi kusherehekea hafla mbalimbali kama siku za kuzaliwa, matukio ya familia au sherehe za marafiki. Kwa ujumla, keki ya chokoleti ni tamu inafurahisha na hunifanya nijisikie mwenye furaha kila nikila.

Kwa kawaida, hulala kwa takriban masaa saba hadi nane kwa usiku kwani ninafahamu umuhimu wa usingizi kwa afya ya mwili na akili. Usingizi wa kutosha hunisaidia kupata nguvu za kutosha za kukabiliana na shughli za siku nzima na hufanya nishirikiane, vizuri, kazini au shuleni. Kila siku, hujaribu kwenda kulala kwa wakati mmoja ili mwili wangu uwe na ratiba, dhabiti ya usingizi. Pia, hulala vizuri ikiwa nimefanya mazoezi au nimekula chakula cha usiku kwa wakati unaofaa, jambo linaloongeza ubora wa usingizi. Wakati mwingine, ikiwa nina shughli nyingi au msongo wa mawazo, usingizi wangu hupunguka lakini hujitahidi kurudisha ratiba haraka. Kwa ujumla, hulala kwa muda wakutosha kwa sababu hunisaidia kuwa makini mwenye afya njema na kufanya maamuzi bora katika shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kupata mitazamo tofauti kuhusu mada mbali mbali. Kupitia maoni ya watu wengine, ninaeza kuelewa uzoefu wao, mawazo yao na hisia walizonazo kuhusu bithaa, huduma au maswala ya kijami. Hii unisaidia kufanya maamuzi bora, hasaa ninapotaka kununua kitu au kujiunga na huduma fulani. Pia, kusoma maoni uniongeza maarifa kwa kunifanya nitafakari kwa kina hoja f futofauti. Ata hivyo, huwa makini kwa sababu si maoni yote yaliyo sahihi hao ya kuaminika. Uangalia maoni mengi na kuyachuja kabla ya kuyakubali. Wakati mwingine, maoni mtandaoni uniburudisha na kunifanya nijisikie nimeunganisha na watu wengi duniani. Pia unipa fursa ya kujifunza namna watu wanavyowasiliana na kujieleza kwa njia tofauti. Kwa ujumla, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu unipanua fikra, uniongeza kuelewa na hunisaidia kuchukua maamuzi yenye busara.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano ni uwezekano wa kuwasiliana kwa uwazi na heshima na kwa wakati unaofaa katika kazi yoyote, mawasiliano mazuri husaidia kuhakikisha taarifa zinatolewa kwa usahihi, majukumu yanaeleweka na hakuna mukanganiko kati ya wafanyikazi au wateja. Kipau mbele hiki, kinahusisha kusikiliza kwa makini wenzako ili kuelewa mahitaji, changamoto na mapendekezo yao. Kwa mfano, unapowasiliana vizuri na wateja hao marafiki wakazi, unaunda uhusiano wa kuaminiana na kushirikiana. Aidha, mawasiliano yanayopangwa vizuri husaidia kupunguza makosa, kuongeza tija na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati. Hii ni muhimu hasa kwa timu zinazofanya kazi pamoja au mashirika yenye wateja wengi. Kwa ujumla, kipaumbele kazini ni kuhakikisha mawasiliano ni wazi yenye heshima na yenye tija kwa sababu hayo huimarisha ufanisi uhusiano wa kijamii na mafanikio ya kikazi.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni ile nilipokuwa na ajali ndogo ya gari nilipokuwa mdogo Nilikuwa nikienda shuleni na gari lilipokuwa limepinduka kidogo kando ya barabara Hali hiyo ilinifanya nijisikie hofu kubwa na moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi Nilihisi hofu wasiwasi na kuwa na mashaka makubwa juu ya usalama wangu na wa wengine waliokuwa karibu nami. Kumbukumbu hii ilinifundisha kuwa maisha ni ya thamani na haina uhakika. Hivyo ni muhimu kuwa makini kila wakati tunapokuwa barabarani. Baada ya Tukio hilo, nilijifunza umuhimu wa kutumia kiti cha usalama kuangalia barabara vizuri na kuepuka haraka au hatari yoyote. Hata miaka kadhaa badae kumbukumbu hiyo bado hunipa tahadhari na kunifanya nijali usalama wangu na wa wengine kila nikipoenda kwenye barabara Kwa ujumla kumbukumbu hiyo ya kutisha imenifundisha kuwa makini na kuthamini maisha.

Ninapokumbwa na wasiwasi mimi huchukua hatua rahisi za kujituliza. Kwanza, napumua taratibu kwa kina nikihesabu pumzi ili moyo utulie. Pili, nachukua mapumziko mafupi kutoka chanzo cha msongo, kama kusimama, kunywa maji, au kutembea kidogo. Tatu, naandika mawazo yangu kwenye daftari ili kuyaweka wazi na kuyaweka katika mtazamo sahihi. Pia, hufanya mazoezi mepesi au kunyoosha mwili kwa sababu harakati hupunguza mvutano. Kusikiliza muziki mtulivu au kusali, kunanisaidia kurejesha utulivu wa akili. Nikihitaji msaada huzungumza na marafiki, mzazi au mwalimu ninayemwamini. Mwisho, najikumbusha kwamba wasiwasi hupita. Na ninaweza kushugulikia changamoto hatua kwa hatua bila kujilaumu. Zaidi ya hayo, huweka ratiba ndogo ya kazi nikipanga vipaumbele ili nisizidiwe. Ninalala vya kutosha na kula kwa afya kwa kuwa mwili wenye nguvu huimarisha akili. Ninajifunza kukubali yasiyo dhibitika na kuzingatia yaliyo mikononi mwangu. Hii hunipa amani na ujasiri wa kuendelea kila siku kwa matumaini na subira.

Mimi uoga maramoja kwa siku isipokuwa kuna sababu maalumu ya kuoga zaidi. Kuoga mara moja husaidia kuondoa jasho, uchafu na bakteria walio kusanyika mwilini baada ya shughuli za siku. Pia, unifanya nijisikie safi, mwenye nguvu na mwenye kujiamini. Hata hivyo, kuna siku ambazo naweza kuoga mara mbili. Hasa wakati wa joto kali baada ya kufanya mazoezi mazito au nikifanya kazi inayohusisha vumbi na jasho nyingi. Kuoga zaidi ya mara mbili bila sababu kunaweza kukausha ngozi na kuondoa mafuta ya asili ya mwili. Ndio maana ni muhimu kuzingatia hali ya hewa, haina ya shughuli na afya ya ngozi. Mbali na kuoga, ninahakikisha ninatumia sabuni laini na maji safi pamoja na kunawa mikono mara kwa mara. Usafi wa mwili ni sehemu muhimu ya afya njema na heshima binafsi.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza nifanyalo ni kujiandaa kisaikolojia na kimazingira. Kwanza, hutulia kwa dakika chache ili kuelekeza mawazo yangu kwenye kazi iliyo mbele yangu. Nahakikisha eneo la kazi ni safi na tulivu bila vitu vinavyoweza kunivuruga. Baada ya hapo, husoma au kupitia maelekezo ya kazi kwa makini ili kuelewa kinachohitajika. Kuelewa kazi mapema hunisaidia kuepuka makosa na kupoteza muda. Kisha, hutengeneza mpangilio wa kazi nikiweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda uliopo. Ninagawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kutekeleza. Pia, huandaa vifaa vyote vinavyohitajika kama vitabu, kalamu au kompyuta. Mwisho, huanza kazi kwa bidii na umakini. Nikijikumbusha lengo langu. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, nidhamu na kupata matokeo mazuri bila msongo wa mawazo.

Tunapofanikiwa kama timu husherehekea kwa njia inavyojenga mshikamano na kudhamini mchango wa kila mmoja. Kwanza, hukutana kama timu ili kutambua mafanikio yaliyopatikana na kuwapongeza wanachama wote kwa bidii yao. Kila mtu hupewa nafasi ya kusema alichojifunza na anachojivunia. Jambo linaloongeza heshima na motisha. Pia, hupanga sherehe ndogo kama kula pamoja, kunywa vinywaji baridi au kushiriki michezo ya kufurahisha. Wakati mwingine, hutumia muda huo kufanya shughuli ya pamoja kama kutazama filamu au kufanya matembezi mafupi. Zaidi ya hayo, hutoa shukrani rasmi kwa wale walionyesha uongozi au juhudi za ziada. Hii husaidia kuimarisha moyo wa ushirikiano. Mwisho, hutathmini kazi tuliyofanya ili kujua nini kifanyike vizuri zaidi siku zijazo, kusherehekea kwa njia hii, hujenga umoja, huongeza kujiamini na huandaa timu kwa mafanikio mengine yajayo.

Ndio, napenda mvua sana kwa sababu inafaida nyingi kwa maisha ya binadamu na mazingira kwa ujumla. Kwanza, mvua husaidia kukuza mimea na mazao mashambani. Bila mvua, wakulima wasingepata mavuno ya kutosha na njaa ingeongezeka. Pili, mvua husafisha hewa kwa kuondoa vumbi na uchafu. Hivyo kufanya hewa kuwa safi na nzuri kupumua. Wakati wa mvua, mazingira huwa tulivu na yenye amani Jambo linalonifanya nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye furaha aidha, napenda harufu ya udongo baada ya mvua kunyesha Kwani hunikumbusha uzuri wa asili Mvua pia huongeza maji katika mito, maziwa na mabawa Ambalayo ni muimu kwa matumizi ya nyumbani na viwandani Hata hivyo, mvua nyingi kupita kiasi inaweza kusababisha mafuriko na uwaribifu, lakini kwa kiasi cha kawaida, mvua ni baraka kubwa. Kwa hiyo, licha ya changamoto chache ninaipenda mvua kwa mchango wake mkubwa katika maisha yetu ya kila siku.

Ndio, napenda kupiga picha kwa sababu ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbubumbu na kueleza hadithi bila maneno mengi. Kupiga picha hunipa fursa ya kunasa matukio muhimu ya maisha kama vile sherehe, safari, na nyakati za furaha na familia au marafiki. Ninapopiga picha najifunza kuangalia dunia kwa umakini zaidi, kutambua uzuri katika vitu vidogo ambavyo watu wengi hupuuza. Upigaji picha hunisaidia pia kuonyesha ubunifu wangu na hisia zangu picha moja inaweza kuonyesha furaha, huzuni, matumaini au amani kulingana na jinsi ilivyopigwa. Aidha, napenda kupiga picha za mazingira kama vile mandhari ya asili, mimea na wanyama Kwa sababu hunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira yetu kupitia kupiga picha ninaweza kushiriki uzoefu wangu na wengine na kuwafanya waone dunia kwa mtazamo wangu kwa ujumla kupiga picha ni kipaji na burudani ninayoipenda sana.

Ninahifadhi data yangu kwa njia salama na iliopangwa ili kuhakikisha haipotei wala kuharibiwa. Kwanza, ninatumia vifaa vya kielektroniki kama kompyuta na simu ambavyo vinahifadhi ya ndani. Data muhimu kama nyaraka, picture na video naziweka kwenye mafaili yaliyopangwa vizuri ili iwe rahisi kuipata. Pili, ninatumia ifadhi ya mtandaoni kama Google Drive au OneDrive kwa sababu inanirusu kufikia data yangu popote na wakati wowote mradi ni na intaneti aitha, ninahifadhi nakala radufu ya data yangu kwenye disk gumu ya nje au flash diski ili kujilinda endapo kifaa changu kitapata hitilafu. Usalama pia ni jambo muhimu, hivyo ninatumia neno siri kali na wakati mwingine, uthibitishaji wa hatua mbili kulinda data yangu dhidi ya watu wasioidhinishwa. Kwa kufanya hivo, ninahakikisha data yangu iko salama, inapatikana kwa urahisi, na inadumu kwa muda mrefu bila hatari ya kupotea.

Nina somea habari mtandaoni kupitia vyanzo mbalimbali vinavyopatikana kwenye interneti. Kwanza, natembelea tovuti rasmi za vyombo vyabari vinavyominika kama vile makazeti na runinga kwa sababu utoa tarifa zilizo chunguza na kudibitishwa. Tovuti hizi imenisaidia kupata habari za kitaifa na kimataifa kwa wakati mmoja. Pili, ninatumia programu za simu za habari ambazo hunitumia tarifa mpya pindi tukio linapotokea hivyo. Sihitaji kusubiri muda mrefu kupata habari. Aidha, mitandao ya kijamii kama Facebooku, Twitter na Instagram unisaidia kupata habari kwa haraka hasa kutaka kawaandishi wa habari na taasisi rasmi. Hata hivyo, ninakua makini kuchuja tarifa ili kuepuka habari za uongo. Pia, ninapenda kusoma makala na maoni kwenye blog na tovuti za kielimu ili kupata ufafanuzi wa kina kuhusu maswala mbalimbali. Kwa ujumla, mtandao unipa njia raisi ya haraka na pana ya kupata habari kila siku.

Nafanya mazoezi mchanganiko yanayousisha mazoezi ya mwili mzima kama kunyoosha viungo, mazoezi ya nguvu na mazoezi ya kupumua. Mara nyingi napenda kukimbia au kutembea kwa kasi. Wakati mwingine, nafanya mazoezi ya nyumbani kama push-up, sit-up na squats badala ya kuenda gym. Pia, hupenda kucheza michezo mepesi kama mpira wa miguu au netboard inapowezekana. Kwa kawaida, nafanya mazoezi mara tatu hadi tano kwa wiki kutegemea na ritiba yangu. Napendelea kufanya mazoezi ya asubui mapema kwa sababu hunipa nguvu na hamasa ya kuanza siku vizuri. Baada ya mazoezi, huhisi mwenye furaha, mwenye nguvu na akili iliotulia. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kulala vizuri usiku.

Ninapokutana na makosa kazini huanza kwa kuyakubali bila kujitetea au kumlaumu mtu mwengine. Ninaamini kukubali kosa ni hatua ya kwanza ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Baada ya hapo, uchambua chanzo cha kosa ili kuelewa kilichosababisha kutokea kwake. Hii unisaidia kuepuka kurudia kosa ilio siku za usoni. Ikiwezekana, umjulisha msimamizi au wenzangu mapema ili tushirikiane kutafuta suluhisho la haraka. Aidha, uchukua hatua za kurekebisha kosa kwa ufanisi na kwa wakati unaofaa bila kuchelewesha majukumu mengine. Pia, hujifunza kutokana na mrejesho ninaoupata kutoka kwa wenzangu au wakubwa kazini kwani hunisaidia kuboresha ujuzi wangu. Makosa hunifundisha kuwa mvumilivu, makini na mwenye uwajibikaji zaidi. Kwa mtazamo wangu, makosa si mwisho wa kazi, bali ni fursa ya kujifunza na kuimarika kitaaluma. Kwa kufanya hivyo, ninaendelea kukua na kutoa mchango bora kazini kila siku.

Chakula cha jadi ninacho kipenda sana ni ugali na mboga za kienyeji hasa sukumawiki au kunde. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani na tamaduni zetu za kiafrika. Ambapo chakula uandaliwa kwa upendo na kushirikishwa familia nzima. Ugali ni chakula kinachotoa nguvu nyingi hasa kwa watu wanaofanya kazi nzito. Na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Napenda pia mboga za kienyeji kwa sababu zina virutubisho vingi vinavyo saidia kuimarisha afya ya mwili. Mara nyingi, chakula hiki huliwa pamoja na maziwa, mgando, nyama ya kienyeji au samaki, jambo linalo ongeza ladhaa na lishe. Zaidi ya hilo, maandalizi ya chakula cha jadi hunifunza uvumilivu na umoja. Kwani mara nyingi, familia hukusanyika pamoja kupika na kula. Kwa ujumla, chakula cha jadi kina thamani kubwa si tu kwa afya, bali pia kwa kudumisha utamaduni na kuimarisha uhusiano wa kifamilia.

Kila asubuhi ninapo amka uwanza kwa kujiandaa kwa siku umpya Kwanza, uamka na kuosha uso na meno, jambo linalonifanya nijisikie safi na macho Pada ya hapo, ufanya mazoezi mepesi kama kunyoosha mikono, miguu na mgongo ili kuamsha mwili na kuongeza nguvu mazoezi haya unisaidia pia kuimarisha afya na akili Kisha hufanya utaratibu wa kifamilia kama kusalimiana na familia kuandaa kahawa au chai na mara nyingine kula kifungua kinywa chenye lishe. Kwa baadhi ya siku, chukua muda kidogo kusoma au kusikiliza habari za hasubui ili kujua kilichotokea duniani. Hatimaye, huandaa vifaa vyangu vya shule au kazini na kuakikisha kila kitu kiko tayari kwa shughuli za siku. Kwa hivyo, kila asubui ni mwanzo mpya wanishati, ni tamu na furaha na hunisaidia kwanza siku kwa njia nzuri na yenye tija.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya mwalimu kwa sababu ina mchango mkubwa katika maisha ya watu na jamii kwa ujumla Mwalimu husaidia wanafunzi kujifunza, kukuza ujuzi na maadili na kuwa tayari kwa maisha yajayo Kila somo linalofundishwa linaweza kubadili maisha ya mtoto hivyo kufanya kazi hii kuwa na dhamani kubwa kipekee Aidha kazi ya mwalimu sio tu kufundisha somo, bali pia kutoa mwongozo, kusikiliza shida za mwanafunzi na kuwasaidia kutambua vipaji vyao. Hii inahitaji uvumilivu, ubunifu na moyo wa kujitolea, jambo linaloongeza heshima kwa kazi hii. Kila siku mwalimu huchangia katika maendeleo ya jamii kwa kuandaa kizazi chenye maarifa na maadili mema. Kwa hayo, kazi ya mwalimu ni muhimu sana na ni kazi ninayoithamini zaidi kuliko nyingine yoyote kwa sababu ina athari za kudumu kwa maisha ya watu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu ni burudani nzuri na njia ya kupumzika baada ya shuguli za kila siku. Napenda michezo mbalimbali hasa ile inayohusisha ushindano wa kirafiki au changamoto za akili kwani hunisaidia kuboresha mkakati na ujuzi wa kufikiri haraka. Michezo ya video pia hunipa nafasi ya kuunganishwa na marafiki hata kama wako mbali kwa sababu tunaweza kucheza pamoja mtandaoni. Wakati wa kucheza hujisiki ifuraha na msisimuko na mara nyingine huchangia kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, ninahakikisha siipigi mchezo kwa muda mrefu mno ili isilete matatizo ya afya au kuathiri masomo na majukumu yangu. Kwa ujumla, mchezo ya video, ni burudani yenye dhamani, kwani inachanganya kufurahia, kujifunza mbinu mpya na kuimarisha urafiki na wengine. Napenda kuendelea kucheza kwa kiasi cha kawaida ni kiboresha ujuzi wangu na kufurahia kila mchezo.

Napenda kufanya shuguli mbali mbali na marafiki zangu kwa sababu ufanya tufuraie mda pamoja na kuimarisha urafiki wetu. Mara nyingi, tunapenda kuchiza michezo kama mpira wa miguu, netiboli au michezo ya mezani kwa sababu inatufanya tuwe na nishati na kushirikiana kikundi. Wakati muingine, tunapenda kuenda sehemu za burudani au mbuga za michezo ambapo tunapumzika, kuzungumza na kufurahia mazingira. Pia, mara nyingine tunapenda kukaa pamoja nyumbani au kafeterya, tukijadiliana maswala ya shule, familia au maswala ya maisha. Shughuli hizi usaidia kujenga usiano mzuri, kushirikiana na kuelewana vizuri. Wakati mungine, tunapenda kushiriki katika shuguli za kujitolea kama kusaidia jamii au kusafisha mazingira. Jambo linaluangeza mshikamano na uwajibikaji. Kwa ujumla, mda na marafiki zangu ni muhimu sana kwani unipa furaa, amani ya akili na kumbukumbu mzuri za maisha.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia ya kipekee na yenye furaha. Mara nyingi pamoja na familia na marafiki. Kabla ya siku kuu, ufanya maandalizi kama kusafisha nyumba pambaa na kuandaa chakula maalum cha kusherekea. Kila familia huwa na chakula cha kawaida kinachopendwa na kila mtu kama vile ugali, nyama na vitafuna maalum. Sikukuu yenyewe uanza kwa ibada au sherehe za kidini kwa baadhi ya siku, kisha tunapumzika na kuzungumza pamoja. Baada ya hapo, ufurahia chakula, kucheka, kucheza michezo na kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Wakati mwingine, hupokea zawadi au kushiriki zawadi na wengine, jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Sherehe hizi hufanya sikukuu kuwa ya kumbukumbu kwa sababu hutoa nafasi ya kushirikiana, kufurahia na kuthamini familia, marafiki na jamii. Pia, hunikumbusha utamaduni wetu na maadili mazuri ya heshima upendo na mshikamano. Kwa ujumla, kusherehekea sikukuu unifanya nijisikie furaha na kuridhika.

Wakati wa mapumziko kazini, huchukua muda kidogo kujitolea kupumzika na kuondoa uchovu wa kazi. Kwanza, mara nyingi huenda ni kakunywa chai, kahawa au maji, jambo linalo nisaidia kuamsha mwili na akili. Wakati mwingine hula kifungua kinywa, cha haraka au chakula kidogo ili kuimarisha nguvu za mwili na kuendelea na kazi kwa ufanisi. Aidha, napenda kutumia muda huu kuzungumza na wenzangu, kubadilishana mawazo, kucheka na kufurahia michezo midogo au mazungumzo ya kirafiki. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza mshikamano wa kikazi. Pia, mara nyingine napenda kusoma habari za hivi karibuni mtandaoni au kusikiliza mziki, jambo linalonifanya ni pumzike kiakili. Wakati wa mapumziko pia hutoa nafasi ya kupanga kazi zinazofuata, kupanga ratiba na kuondoa wasiwasi. Kwa ujumla, napendelea kutumia mapumziko yangu kwa njia yenye manufaa ili kurudi kazini nikiwa na nguvu, umakini na furaha.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali hufuata njia zilizopangwa vizuri ili kuhakikisha tunashirikiana kwa ufanisi. Kwanza, tunatumia teknolojia kama barua pepe, simu za video na programu za ushirikianao kama Teams au Zoom kuwasiliana mara kwa mara. Hii husaidia kila mshiriki kuelewa majukumu yake na kufuatilia maendeleo ya kazi. Pili, napanga ratiba ya wazi na malengo maalumu ya timu ili kila mtu ajue ni lini kazi inapaswa kukamilika na ni nini kinategemewa. Wakati mwingine, tunashirikiana katika nyaraka au majedwali mtandaoni ili kila mmoja aweze kuona taarifa mpya na kuchangia mawazo. Aidha hufanya jitihada kuhakikisha kila mshiriki anaheshimiwa na mawazo yake yanahesabiwa kwani kazi ya timu ni mafanikio ya pamoja. Mara nyingine tunapanga mikutano midogo ya mara kwa mara ili kushugulikia changamoto au kutoa mrejesho. Kwa kufanya hivyo, timu ya mbali inafanya kazi kwa ufanisi, ina mshikamano na inafanikisha malengo bila kutoana muda au kufanya makosa.

Ninapopata marafiki waapya huwanza kwa kuwasiliana kwa heshima na tabasamu kwani hili usaidia kuvunja, barafu na kuanzisha mazungumzo mazuri. Maranyingi huweleza kidogo kuhusu mimi mwenyewe kama maslai yangu, michezo au shuguli ninazopenda, ili wengine wajue ni nani na kupata jambo la kuzungumza pamoja. Aidha, kujaribu kusikiliza kwa makini wenzangu wapya na kuelewa maoni yao hisia zao na mambo wanayopenda. Hii husaidia kujenga uwaminifu na mshikamano wa awali. Pia, napenda kushiriki katika shuguli za pamoja kama michezo, kazi za shule au shuguli za kijamii kwani kushirikiana kunafanya urafiki kuimarika haraka. Pia, ninajitahidi kuwa mkarimu na mwenye huruma kutoa msaada pale panapo itajika, jambo linaloongeza heshima na kuvutia watu. Kwa kufanya hivi, marafiki wapya wanakuwa sehemu ya maisha yangu, tunafurahiya pamoja na tunaendelea kujenga uhusiano thabiti wa kudumu.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu kwa sababu hunitumia kama chanzo cha hekima, mwongozo na msahada katika maisha. Mara nyingi huwasikiliza kwa makini wanaposhiriki uzoefu wao hadithi za familia au mashauri kuhusu maswala ya kila siku. Hii hunisaidia kuelewa vyema maadili, mila na historia ya familia yetu. Pia kuwa na heshima kubwa kwao kwa sababu wanastahili kuthaminiwa kutokana na umri na hekima yao. Mara nyingine huchangia katika maamuzi muhimu ya maisha yangu kama maswala ya shule, marafiki au mipango ya baadaye. Wazee wangu pia hunifundisha kufanya kazi kwa bidii kuwa mvumilivu na kuwa na moyo wa kusaidia wengine. Aidha, mara nyingi tunatumia muda pamoja kwa shughuli za familia kama kula pamoja kusafiri au kusherehekea sherehe za kifamilia. Mahusiano haya hunifanya nijisikie salama, kuthaminiwa na kuunganishwa na historia na tamaduni zetu. Kwa ujumla, wazee wangu ni kielelezo cha msaada, hekima na upendo katika maisha yangu.

Ninapojenga mahusiano na wafanya kazi wengine huaanza kwa kuwasiliana kwa heshima na tabasamu kwani hili husaidia kuondoa vizuizi na kuanzisha mazungumzo mazuri. Mara nyingi, hujifunza majina yao, maslahi yao na jinsi wanavyopendelea kufanya kazi ili kuelewa kila mmoja vizuri na kuunda mazingira mazuri kazini. Aidha, hujenga uaminifu kwa kufanya kazi kwa bidii, kuwa mkweli na kutimiza majukumu yangu kwa wakati Napenda kushirikiana nao katika shuguli za kikazi, kusaidia pale panapohitajika na kushirikiana mawazo ili kufanikisha malengo ya timu Hii husaidia kuimarisha mushikamano na kuondoa migongano isiyo ya lazima Pia, hujenga mauhusiano kupitia mazungumzo ya kirafiki wakati wa mapumziko kushiriki furaha na changamoto na kusherehekea mafanikia madogo pamoja. Kwa kufanya hivyo, mahusiano yangu na wafanyakazi wanakuwa ya heshima, ya kuaminiana na yenye mushikamano. Jambo linaloongeza tija na furaha kazini.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha ya kipekee, na kunifanya nijisikie mwenye amani moyoni, watoto wanaroho safi, furaha ya dhati, na ubunifu mwingi, jambo linalofanya kucheza nao kuwe jambo la kufurahisha sana. Nina kucheza nao napenda michezo rahisi kama kukimbizana, kurusha mpira, kuruka kamba au michezo ya kuigiza, ambayo huwafanya wafurahi na kujifunza kwa wakati mmoja. Kucheza na watoto unisaidia pia kuelewa hisia zao, tabia zao na mahitaji yao. Na najifunza kuwa mvumilivu, mwenye huruma na msikivu zaidi. Aidha, huwa nafanya jitihada kuwafundisha maadili mema kama kushirikiana, kuheshimiana na kusema ukweli kupitia michezo. Baada ya kucheza nao, uhisi furaha, kicheko na nguvu mpya kwa sababu watoto uondoa msongo wa mawazo. Pia, unikumbusha utoto wangu na kunifanya kuthamini maisha kwa mtazamo rahisi na chanya. Kwa ujumla, kucheza na watoto ni jambo ninalolipenda na kulithamini sana.

Ndiyo napenda kuvaa kofia kwa sababu ina faida nyingi na pia uongeza mvuto na mwonekano wangu Kwanza kofia unilinda dhidi ya jua kali hasa ni napokuwa inje kwa mdya mrefu inasaidia kulinda uso na macho dhidi ya mwanga mkali jambo linalo nifanya nijisikie vizuri zaidi Wakatu wa baridi au mvua kofia unisaidia pia kulinda kichwa na kunifanya nijisikie joto Pia, napenda kofia kwa sababu nisehemu ya mitindo ya mavazi. Kofia tofauti huweza kuendana na mavazi mbali mbali kama kofia ya michezo, kofia ya kitamaduni au kofia ya kawaida. Ninapovaa kofia inayofaa uongeza kujiamini na hunifanya nijisikie nipo nadhifu. Aidha, kofa unisaidia kufisha nyule zikiwa hazijapangwa vizuri hasa ninapokuwa na haraka. Kwa ujumla, napenda kuwa kufia kwa sababu ya ulinzi, mtindo na uraisi wake katika maisha ya kila siku.

Uzoefu wangu wa kushangaza niliyoupata ulikuwa wakati nilipokua kwenye safari ya kikazi na ghafla nikapata nafasi ya kushiriki katika tamasha la utamaduni wa kienyeji. Sikutarajia kabisa kuona ngoma, nyimbo na mavazi ya asili kwa karibu sana. Nilivutiwa na rangi, mziki na furaha ya watu walioshiriki tamasha ilo. Nilipukua nikishudia sherehe hiyo, nilijifunza mambo mapya kuhusu mila, madili na historia ya jamii husika. Pia nilipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo kushiriki katika mchezo yao na hata kujifunza baadhi ya maneno yao ya kawaida. Hii ilinifanya nijisikie kuwa sehemu ya tukio hilo la kipekee na siyo tu mgeni. Uzoefu huu ulikuwa wakushangaza kwa sababu haukutarajiwa na ulikuwa na mchanganyiko wa furaha, mshangao na kujifunza mambo mapya. Uliniimarisha kuzingatia uzuri wa utamaduni mbalimbali na kunifanya niwe na kumbukumbu ya kipekee isiyosahaulika maishani mwangu.

Mafanikio yangu ya binafsi ni nayo ya thamini kazini ni yale yanayo husiana na kuonyesha bidii nidhamu na uwezo wa kushirikina na wenzangu kwa ufanisi kati ya mafanikio hayo nadhamini sana pale ninapokamilisha kazi ngumu au changamoto kubwa kwa wakati unaofaa na kwa ubora unaotarajiwa Mafanikio haya hunipa hisia na kuridhika na kuhamasika kufanya zaidi Pia, nathamini pale ni napopata pongezi au mrejesho chanya kutoka kwa msimamizi au wenzangu kutokana la kazi nzuri niliofanya. Hii inanipa motisha ya kuendelea kujitahidi, kujifunza zaidi na kuboresha ujuzi wangu kazini. Aidha, mafanikio yanayohusiana na kushirikiana kwa ufanisi katika timu yananipa furaha kwani yanaonyesha kwamba tunaweza kufanikisha malengo kwa pamoja. Kwa ujumla, mafanikio haya ya binafsi situ yananipa fahari bali pia unisaidia kukua kitaaluma, kujenga huusiano mzuri na kuongeza tija kazini. Hivyo, na ya thamini zaidi ni yale ya nayojenga hutu wangu ni thamu na mchango wangu kwa wengine kazini.

Napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulivu na msongamano mdogo wa watu Mara nyingi hupendelea kuenda asubui mapema au alasiri ya mapema kwa sababu maduka huwa hayajashika watu wengi na huduma huwa ya haraka Wakati huu ninaweza kuchagua bidhaa kwa utulivu bila haraka au msukosuko Pia napenda kuenda madukani wakati wa weekendi hasa jumamosi asubui kwa sababu huwa nina muda wa ziada na sihitaji kukimbilia majukumu ya kazi. Hii hunipa nafasi ya kulinganisha bei kuangalia ubora wa bidhaa na kufanya maamuzi mazuri. Haidha huitaji kupanga ununuzi wangu mapema ili kuepuka kwenda madukani wakati wa dharura. Ambapo mara nyingi kuna msongamano na haraka nyingi. Kwa ujumla, napenda kuenda madukani wakati ambao nina muda wakutosha, akili tulivu na mazingira ya sio na kelele nyingi. Hii hunifanya nifurahie ununuzi wangu kuokoa muda na pesa na kurudi nyumbani nikiwa nimeridhika.

Mtu alie nifundisha jambo muhimu zaidi ni mwalimu wangu ya shule ya msingi. Kwa sababu alinionyesha jinsi ya kudamini elimu na kujitahidi kila siku. Alinifunza si tu masoma ya kawaida bali pia madili kama nitamu, uvumilivu, heshima kwa wengine na humuhimu wa kufanya kazi kwa bidii Kwa bidii, kila somo alofundisha lilikuwa nafunzo la maisha ambalo lilinsaidia kuelewa umuimu wa kujifunza kwa bidi. Haidha, alinikumbusha kwamba makosa ni sehemu ya kujifunza na kwamba kila changamoto inatupa fursa ya kukua. Mara nyingi, alitumia hadithi za kweli au mifano ya maisha ya kila siku kufundisha somo, jambo lililo nifanya nirithike na kujifunza kwa uraisi. Leo, jambo muhimu nililo jifunza kutoka kwake ni kwamba, kujifunza na kufanya kazi kwa bidii ni ufunguo wa mafanikio. Ninalidhamini sana somo hili kwa sababu linansaidia kila siku si tu shule mbali pia katika maisha ya kila siku na kazi nilio nayo Ndiyo sababu mwalimu huyu anabaki kuwa kielelezo cha elimu na hekima kwangu.

Napenda mikutano yenye malengo wazi na inayofanyika kwa mpangilio mzuri kwani hufanya mda wa kila mshiriki kuwa na tija na furaha. Kwa mfano, napenda mikutano ya kazi ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kutoa mawazo, kushirikiana katika maamuzi na kufuatilia maendeleo ya timu. Mikutano hii ufundisha ushirikiano nidhamu na jinsi ya kufanikisha malengo ya pamoja kwa urahisi. Pia napenda mikutano ya kijamii au ya shule ambapo wenzangu au familia ueleza mawazo yao kushirikiana katika shuguli za pamoja au kupanga matukio. Mikutano ya aina hii husaidia kuimarisha uhsiano, mshikamano na ushikikano wa kikundi. Atha, napenda mikutano inayohusisha kujifunza kama semina, warsha au mijadala kwa sababu hutoa nafasi ya kupata maarifa mapya na kuendeleza ujuzi wangu. Kwa ujumla, napendelea mikutano yenye maudhui ya kimaadili, yenye mpangilio na inayatoa nafasi ya kushirikiana, kujifunza na kufanikisha malengo kwa furaha na utulivu.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa ni uzoefu wa kushangaza na wakufuraisha. Nilipofika pale, nilivutiwa sana na rangi, michoro, na vipande vya sanaa vilivyokuwa vimepambo kwa ustadi mkubwa. Kila kazi ya sanaa ilikuwa na haldihi yake na isia zake na ujumbe wake, zambo lililonifanya nione kwamba sanaa si tu burudani bali pia njia ya kuwasilisha hisia na maoni kwa wengine. Aitha maonishe ya yo aya yalinifundisha kuzingatia ubunifu wa kila msani na jinsi kila kazi inavyo tofautiana. Nilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wasani na kuuliza kuhusu michoro yao na mbinu walizotumia. Jambo lililo nifanya nijifunza zaidi kuhusu sanaa. Pia, nilifurahia kuona watu wengine wakifurahia kazi hizo kushiriki mawazo na kuongelea maana ya kila kazi. Kwa ujumla, kuenda kwenye maonyesho ya sanaa, kuna nifanya nijisikie msisimko, kunivuta kujifunza zaidi na kuni hamasisha kudhamini sanaa na ubunifu wa binadamu. Uzoefu u ulikuwa wakipeke na unaendelea kuwa kumbukumbu zuri maishani mwangu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu aliyejulikana kwa ujuzi, nidhamu na mchango chanya katika timu na jamii yangu. Natamani kufanikisha kazi zangu kwa kiwango cha juu kila siku ili niweze kuwa kielelezo cha ubora na uajibikaji kazini. Lengo hili linaniweka motisha ya kujifunza mbinu mpya, kuboresha ujuzi wangu na kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu. Aitha, lengo langu la muda mrefu ni kuchangia maendeleo ya shirika au kampuni ninayofanyia kazi kwa kutowa mawazo ya ubunifu, kusaidia wenzangu na kuakikisha kila mradi unakamilika kwa mafanikio. Nigependa pia kuwa kiongozi aliyejulikana kwa kutoa mwongozo, motisha na kuunda mazingira mazuri ya kazi. Zaidi ya hayo, lengo langu ni kuendeleza taaluma yangu ili niweze kuchangia kwa njia pana katika jamii kama kusaidia vijana kupata elimu au kuwahamasisha watu kufanya kazi kwa bidii. Kwa ujumla, lengo langu ni kuwa mtaalamu aliye na mafanikio wa kuaminika na mwenye mchango chanya kwa wengine.

Mimi hufanya mazoezi hasubuhi mapema kwa sababu ni wakati ambao ni nanishati zaidi na mwili bado auja choka kutokana na shuguli nyingi za siku. Kila asubuhi baada ya kuamuka na kujiandaa kidogo ufanya mazoezi na pesi kama kunyosha viungo, kukimbia au kutembea kwa kasi. Mazoezi haya usaidia kuamusha mwili, kuongeza nguvu na kuanda akili kwa shughuli za siku. Haitha, kufanya mazoezi ya asubuhi kuna nsaidia kuwa na umakini mkubwa kazini au shuleni kwani mwili na akili ziko tayari kwa kazi. Pia, huchangia afya bora, mwe wenye nguvu na kuimarisha misuli jambo linalonifanya nijisikia vizuri kila siku. Wakati mwingine kwa sababu za ratiba nafanya mazoezi jioni hasa ikiwa siku ilikuwa ndefu kazini au shuleni. Jioni husaidia kumzisha mwili na akili, unguza msongo wa mawazo na kuanda mwili kwa usingizi mzuri. Hata hivyo napendelea zaidi ya asubuhi kwa sababu uchangia nisharti na amasa ya kuwanza siku kwa furaha na tija.

Mimi ni mtu wa kuwahi kuliko kuchelewa. Kwa sababu naamini muda ni rasilimali muhimu sana katika maisha. Napenda kupanga ratiba yangu mapema ili kuhakikisha nafika kazini, shuleni au kwenye mihadi kwa wakati unaofaa. Kuwahi hunisaidia kuwa mtulivu, kujiandaa vizuri na kufanya mambo bila haraka au msongo wa mawazo. Kwa kuwahi, naonyesha heshima kwa watu ninaokutana nao na pia kwa majukumu yangu. Huwa najisikia vizuri ninapofika mapema kwa sababu ninapata muda wa kupanga mawazo kuandaa vifaa au kupitia kazi kabla ya kuanza rasmi. Hii hunifanya, nifanye kazi kwa umakini na ufanisi zaidi. Hata hivyo, ninatambua kwamba wakati mwingine hali, zisizotarajiwa zinaweza kusababisha kuchelewa kama msongamano wa magari au dharura. Katika hali kama hizo, hujitahidi kuwasili mapema na kuomba radhi. Kwa ujumla, ninajitahidi kuwa mtu wakuhai kwa sababu huleta nidhamu, heshima na mafanikio katika maisha ya kila siku.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa njia mbalimbali ambazo usaidia kila mshiriki kufanya kazi kwa umoja na kufanikisha malengo ya pamoja. Kwanza, kutuwa nafasi kwa kila mtu kutuwa maoni yake na kushirikiana bila hofu kwani kila wazo ni muhimu na linaweza kuchangia mafanikio ya timu. Hii usaidia kila mshiriki kujihisi muhimu na kuthaminiwa. Pili, usaidia kupanga majukumu kwa uwiano kuhakikisha kila mmoja anajua kazi yake na wakati wakukamilisha ili kuepuka mukanganyiko na migongano. Pia, hutua mrejesho chanya na kupongeza juhudi za wengine, jambo linaloongeza motisha na mshikamano watimo. Haitha, kuchukua muda kushirikiana katika kutatua changamoto, kusaidiana pale panapohitajika na kuwakikisha kila mtu anaelewa umuimu wa kushirikiana badala ya kufanya kazi peke yake. Kwa kufanya hivo, timu inakua na mshikamano, kila mshiriki anajiusishe kwa bidi na malengo ya pamoja ya napatikana kwa uraisi na furaha.

Napenda kuangalia vipindi vya televisheni ambavyo ni elimu na burudani kwa sababu uchangana kujifunza na kufurahia ya mda wa mapumziko. Kwa upande wa ilimu, napenda vipindi vina vifundisha sayanzi, historia au study za maisha kwani vina nisadia kupata marifa mapya na kuelewa dunia vizuri zaidi. Vipindi hivi unifundisha kushugulikia chagamoto, kufikiria kwa kina na kuboresha ujuzi wangu wa kila siku. Kwa upando wa burudani, napenda vipindi vya vichekesho, michezo au tamthilia kwa sababu unieka, uniweka katika hali ya furaha na kunisaidia kupumzika baada ya masomo hau kazi. Vipindi hivi pia uchangia kushirikiana na familia au marafiki kwa kuangalia pamoja na kuzungumzia matukio ya kipindi. Aidha, napenda vipindi vya michezo hasa mashindano makuba kwaani uniweka msisimuko na kunifundisha mikakati ya ushindani na mshikamano wa timu. Kwa ujumla, vipindi vya televisione ni nabivipenda uchanganya burudani, elimu na msisimko na uniwezesha kutumia mda wangu vizuri.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya udongo baada ya mvua kwa sababu ni ya kipekee na hutupeleka karibu na asili. Harufu hii huchanganika na harufu ya mimea na majani yaliokua yameota na mara nyingi hupachikana baada ya mvua kunyesha kwenye bustani, shamba au barabara zilizokawuka. Harufu hii inanifanya nikumbuke nyakati za utoto wangu, nikiwa shambani na familia, tukifurahia mvua na kuangalia jinsi maji yalivyopenyeza udongo na mimea ikakua. Pia, hunikumbusha sherehe na shughuli za kijamii zilizokuwa na furaha zikiwemo tamasha za kijamii au michezo ya nje. Nikikumbuka hao kupata harufu hii huhisi amani, furaha na utulivu moyoni. Ni harufu inayoongeza hali ya furaha na kumbukumbu nzuri na mara nyingine hunifanya nihisi motisha ya kuwa karibu na asili. Kwa hivyo, harufu ya udongo baada ya mvua ni harufu ninayothamini sana.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Japan. Nimependezwa sana na mchanganyiko wake wa tamaduni za zamani na maendeleo ya kisasa. Napenda pia chakula chao, utamaduni wa heshima na mandhari ya asili kama vile milima na bustani za maua ya cherry blossom. Nilisikia kutoka kwa marafiki na kwenye filamu kuhusu mandhari ya Kyoto na Tokyo hasa bustani za kale na mabwawa ya samurai. Nilisikia pia kuhusu sherehe za cherry blossom ambazo zinavutia watalii wengi kila mwaka. Ningependa kutembelea Himeji Castle, milima ya Fuji, bustani za Kyoto na mitaa ya kisasa ya Tokyo. Pia, ningependa kujaribu chakula cha kienyeji kama sushi na ramen na kushiriki katika sherehe za kitamaduni. Nikifikiria kuhusu safari hiyo nahisi furaha na msisimko. Ni kama ndoto ya kuona mchanganiko wa historia, utamaduni na maendeleo ya kisasa kwa wakati mmoja. Pia nahisi shauku ya kujifunza zaidi kuhusu maisha ya kila siku ya WaJapan.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara kadha ingawa si mtaalamu. Nilianza kufanya yoga hasa kwa sababu nilihisi, stress kutokana na masomo na shughuli za kila siku. Kwanza, nilijaribu aina rahisi ya yoga inayoitwa hatha yoga, ambayo inazingatia mwili na kupumua pole pole. Nilipofanya mazoezi haya nilihisi mwili wangu unafanya kazi kwa utulivu, misuli ikipumzika na mwendo wangu kupunguzwa, huku akili zikiwa tayari kupumzika. Kinachonifurahisha zaidi kuhusu yoga ni kupumua kwa makini. Kila kumzi kubwa na ya kimfumo inaweza kusaidia kuondoa wasiwasi na kuongeza umakini. Pia, nikifanya yoga niligundua kwamba inanisaidia kuboresha mkao wangu na kuondua mvutano kwenye mgongo na shingo. Jambo ambalo mara nyingi limekuwa tatizo langu kutokana na kukaa muda mrefu mbele ya kompyuta. Ningesema kwamba yoga siyo tu mazoezi ya mwili, bali pia mazoezi ya akili na moyo. Baada ya kikao nahisi utulivu na nishati mpya na mara nyingi napumzika zaidi kuliko nilivyokuwa nikifanya shughuli nyingine za kawaida. Hata hivo baada bado ninajifunza na ningependa kuendelea kufanya yoga mara kwa mara ili kufikia ustadi zaidi na faida zake kamili.

Tabia ni nayoipenda sana kwa wengine ni ukweli na uaminifu. Napenda watu wanaosema ukweli hata kama ni changamoto kwa sababu inaonyesha heshima na kuaminika. Wakati mungine, maisha anachangamoto na hatuwezi kila wakati kusema kile tunachotaka. Lakini mtu anayejaribu kuwa mkweli anaonyesha moyo safi na heshima kwa wengine. Pia, napenda watu wanaonyesha huruma na kusaidia wengine. Ni vizuri kuwana mtu akitumia muda wake haura raslimali zake kusaidia wale wanawitaje. Tabia hii inafanya dunia kuwa mali pazuri na inaimiza wengine kuwa wema pia. Kwa upande wangu, mtu mwenye tabia ya kutosheleza ovyo ovyo na kujaribu kuelewa wengine ananibutia. Hii ni kwa sababu inafanya mawasiliano kuwa raisi na yanayofaa na inasaidia kuunda huusiano mzuri wa muda mrefu. Kwa kifupi, ukweli, huruma na heshima kwa wengine ni tabia ambazo napenda na kuthamini kwa kiwango kikubwa.

Ndiyo, ninafurahi kusoma gazeti mara kwa mara, ingawa siki la siku. Kwa kawaida, napenda kusoma sehemu za habari, za kimataifa, na za taifa. Asa zile zinazuhusu siasa, uchumi na maendelea ya kiteknolojia. Kusoma gazeti kuna nisaidia kuboresha uwelewa wangu kuhusu dunia na kunipa mtazamo mpana wa matukio yanayotokea karibu na mbali. Pia napenda kusoma sehemu za burudani na michezo kwani zinanifanya nijisikie karibu na maisha ya kila siku na hutoa mapumziko kidogo kutoka kwenye habari nzito. Sehemu ya maoni pia ni ya kuvutia kwane maranyingi watu uandika kwa mtazamo tofauti na kuna saidia kuelewa mawazo tofauti ya jamii. Kusuma gazeti, kuna nsaidia pia kukuza msamiati na ufasaha walugha hasa ninaposoma wakala ya kina au mahojiano. Kwa ujumla, ni tabia ni nayoipenda kwa sababu inachangia ujifunzaji, burudani na ufahamu wa jamii. Hata hivyo, sipendi tu habari zinazokandamiza au za ubishani zisizo na mantiki. Kwa hivyo, ninachagua makala kwa umakini.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini chanye starehe. Kinatosha kwa mahitaji yangu yote na kila siku kiko karibu hivyo si hitaji kutembea sana. Kuto zake zina rangi ya blue ya anga. Ambayo inanipa hisia ya utulivu na unyenyekevu. Rangi hii pia inafanya chumba kuonekana safi na chenye mwangaza kidogo hasaa wakati jua linapoangaza kupitia dirisha. Kitanda changu ni chenye starehe kikiwa na matrasi laini na mito michache na mara zote napata usingizi mzuri nikiwa nacho. Nafurahia jinsi kinavyonipa faraja haswa baada ya siku ndefu. Kutoka dirishani, ninaweza kuona mtaa wenye miti midogo na nyumba za majirani. Jambo linalonifanya nijisikie kuwa karibu na mazingira ya asili. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni rakisi ndogo ya vitabu karibu na kitanda. Napenda kusoma kabla ya kulala na kuwa na vitabu karibu kuna nifanya nijisikie starehe na furaha. Chumba hiki ingawa kidogo ni mahali ambapo naweza kupumzika, kutafakari na kujipatia utulivu wa hakili.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni to Kill a Mockingbird, cha Aperli. Ninakipenda kwa sababu kinafafanua maswala ya haki, ukatili wa jamii na maadili kwa njia ya adidi ya kuvutia. Kitabu hiki ni hadidhi ya fasihi ya kijamii inayoonyesha maisha ya watoto na watu wazima katika kijiji cha marekani ya miaka, 1930 huku kikionyesha changamoto za ubaguzi, wa rangi na dhuluma. Mhusika ninayempenda zaidi ni Hatika Sphinx, baba wa watoto hao. Napenda tabia yake ya ujasiri, haki na upendo ukweli kwa familia yake na jamii. Alionyesha jinsi mtu anavyoweza kuwa imara kikatiba na kimaadili hata katika mazingira magumu. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wafasi ambaye aliniambia kitakuwa cha kufundisha si tu kuhusu kihistoria, bali pia maadili na maisha. Nilifurahia sana jinsi kilivyokua na hisia na funzo la maisha. Hakika, ningependa kusoma kitabu kingine cha Aperli kama vile Go Set a Watchman ili kuona mtazamo wake mwingine wa jamii na tabia za wahusika wake.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa shughuli zinazo tuunganisha na kutufanya tufurahie pamoja. Kimsingi, napenda kula chakula pamoja hasa wakati wa chakula cha jioni au likizo. Kwa sababu ni nafasi ya kuzungumza, kucheka na kushirikiana kuhusu maisha ya kila siku. Pia, tunapenda kutembelea sehemu za burudani kama vile bustani, milima au maeneo ya michezo. Hii inatupa nafasi ya kujiburudisha pamoja na kujenga kumbukumbu nzuri. Wakati mwingine, tunafanya shughuli za michezo nyumbani kama vile, kucheza na mpira au kuangalia filamu pamoja. Hii ni njia nzuri ya kupumzisha na kufurahia uhusiano wetu. Kipengele ninachopenda zaidi ni mazungumzo na kucheka pamoja kwani mara nyingi husema kweli na hisia za kila mtu bila kujificha. Shughuli hizi zinanifanya nijisikie karibu na wapendwa wangu na zinanifanya nipate furaha kubwa kwa sababu familia ni sehemu ya usalama, upendo na mshikamano wa kweli.

Kazi ya ushirikiano na wengine napendelea kuifanya kwa kuwasikiliza kwa makini na kuheshimu mawazo yao. Kila mtu ana njia yake ya kufikiri na uzoefu wakipekee, hivyo ni muhimu kutilia mkazo maoni ya kila mmoja ili kazi iwe na matokeo bora. Napendelea pia kushirikiana kwa uwazi ambapo kila mtu anajua jukumu lake na malengo ya pamoja. Hii inasaidia kuzuia mkanganyiko na kuhakikisha kila hatua inafanya kwa mpangilio. Wakati mwingine, tunajadili mawazo tofauti na kutafuta suluhisho la pamoja badala ya kubishana au kutetea maoni binafsi bila kuzingatia wengine. Kipengele kingine muhimu ni kuunga mkono wenzangu wakati wanapohitaji msahada au muelekeo wa ziada. Kwa kufanya hivyo, tunajenga timu yenye mshikamano na uaminifu. Kila wakati nikiwa na wenzangu, nahisi kuridhika na msisimuko kwani kazi ya pamoja, inafanikisha malengo makubwa kuliko tunapofanya pekee yetu. Kwa kifupi, ushirikiano unafanikiwa pale ambapo kuna heshima, mawasiliano mazuri na mshikamano kati ya washiriki wote.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano hasa kwa sababu inafanya mawasiliano ikuwe ya kibinafsi na ya wazi zaidi. Kwa mfano, napenda kutumia video wakati wa mkutano ya kazi au shule kwani inauza kuraisisha kuwelewa mawazo ya kila mtu tofauti na mawasiliano ya maandishi tu. Kuona uso wa mtu na hisia zake kuna saidia kuwelewa hisia na mkutadha wa maneno vizuri zaidi. Pia, napenda kutumia video kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali. Nifuraha kuona uso wao, tabasamu na ishara za mwili. Zembo ambalo lina nifanya nijisikia karibu nao atakama tuko mbali kijiografia. Wakati mungine, utumika pia kutuma video za mafunzo au maelezo kwa wenzangu au wanafunzi, kwani zinafanya mauthui kuwa raisi kuweleweka kuliko maandishi peke. Kwa ujumla, kutumia video kuna nisaidia kuwasidiana kwa ufanisi, kufurahia mungiliano na kuwelewa kila mmoja vizuri. Njia nzuri inayongeza ushirikiano na furaha katika mazungumza ya kila siku.

Napenda kutembea katika maeneo yenye utulivu na mazingira ya asili kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzisha akili na kufikiria kwa utulivu. Mara nyingi, napendelea kutembea bustani au sehemu za miti na nyasi kwani hewa safi na mandhari ya kijani hunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Pia, napenda kutembea karibu na nyumbani hasa jioni au asubuhi mapema wakati barabara zikiwa tulivu na kelele zikiwa chache. Kutembea wakati huu hunisaidia kufikiria mambo ya siku na kupanga shughuli zangu. Wakati mwngine, hutembea na rafiki au mwanafamilia, jambo linalofanya matembezi yawe ya kufurahisha zaidi na mazungumzo ya kucheka pamoja. Kutembea kunanisaidia pia kuboresha afya ya mwili na akili kwani hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Kwa ujumla, napenda kutembea mahali ambapo kuna amani, usalama na uzuri wa mazingira kwa sababu hunipa faraja na utulivu wa moyo.

Wazo nzuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kujipa siku ya kujitunza na kupanga upya malengo madogo. Mara nyingi tunakuwa na shuguli nyingi kiasi cha kusahau mahitaji yetu binafsi. Leo naona ni siku nzuri ya kuamuka mapema, kupanga mambo ya siku kwa utulivu na kufanya agalau jambo moja linalofuraisha. Ningeanza kwa kusafisha mazingira yangu kama chumba au dawati la kazi kwa sababu mazingira safi huleta akili iliyo tulivu. Baadaye ningetenga muda mfupi wa kutafakari au kusoma kurasa chache za kitabu ili kuimarisha mawazo na kuongeza maarifa. Pia wazolangu ni kumsaidia mtu mmoja hata kwa neno nzuri au msaada mdogo kwa sababu wema hurudi mara nyingi. Mwshoni mwa siku ningejitathmini kwa kujiuliza nilichojifunza leo. Kwa ujumla ni wazo la kufanya siku ya leo iwe na maana, utulivu na furaha hata bila kufanya mambo makubwa.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Kwanza kabisa, simu inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kupitia simu za kawaida, ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii. Mawasiliano haya hunifanya nijisikie karibu na watu muhimu katika maisha yangu, hata kama tuko mbali. Pia, ninatumia simu yangu kwa kujifunza na kujiongezea maarifa. Mara nyingi, hutumia internet kusoma habari, kutazama video za kielimu au kutafta maelezo kuhusu masomo na maswala ya maisha ya kila siku. Simu imekua chombo muhimu cha kupata taarifa kwa haraka. Zaidi ya hayo, hutumia simu kwa burudani kama kusikiliza mziki, kuangalia video au kupiga picha. Hii hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu kwa ujumla. Simu yangu ni kifaa muhimu kinachonisaidia katika mawasiliano, elimu na burudani ya kila siku.

Mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka ni disemba. Napenda mwezi huu kwa sababu huleta hisia za furaha, mapumziko na mshikamano wa kifamilia. Watu wengi hupata likizo kipindi hiki, jambo linalotoa nafasi ya kutumia mda mwingi na familia na marafiki. Disemba pia ni mwezi wa sherehe na shukrani kama krismasi na maandalizi ya mwaka mpya. Mapambo, mziki wa sherehe na hali ya furaha hufanya mwezi huu kuwa wa kipekee sana Zaidi ya hayo, hali ya hewa huwa nzuri katika maeneo mengi. Hivyo, ni rahisi kusafiri au kufanya shughuli za inje bila usumbufu mkubwa Kinachonifurahisha zaidi ni kwamba disemba unipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya ya mwaka unaofuata Ninapofikiria disemba nahisi amani, matumaini na furaha. Kwa ujumla, ni mwezi unaonipa motisha na nguvu mpya za kuanza upya katika maisha yangu.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni pizza. Ambacho asili yake ni Italia. Nilikipenda kwa sababu kina ladha tamu na kinaweza kuandaliwa kwa njia tofauti kulingana na viungo vinavyotumika. Mara ya kwanza, nilikula pizza nilishangaa jinsi mchanganiko, wa jibini, mkate laini na viungo unavyoweza kutoa ladha nzuri sana. Pizza ni chakula cha kimataifa lakini bado kinahifadhi utambulisho wakigeni kwa sababu ya historia yake na mtindo wa mapishi. Nijifunza kwamba nchini Italia, pizza hutayarisha kwa umakini mkubwa na mara nyingi hutumia viungo rahisi lakini safi. Kilichonivutia zaidi ni jinsi pizza inavyoliwa na watu wa rika zote na katika matukio mbalimbali kama sherehe au mikutano ya kirafiki. Nilipokula pizza nilihisi furaha kurifika na tangu wakati huo limekua moja wapo ya vyakula ninavyopenda. Ningependa pia kujaribu vyakula vingine vya kigeni ili kujifunza ladha na tamaduni tofauti za dunia.

Mara nyingi ninatumia wi-fi kuliko data ya simu. Hasa ninapokuwa nyumbani au sehemu zenye mtandao wa wi-fi. Napendelea wi-fi kwa sababu ni ya haraka, thabiti na gharama yake ni nafuu ukilinganisha na data ya simu. Wi-Fi huniruhusu kutazama video, kufanya mikutano ya mtandaoni, na kupopua faidi bila wasiwasi wa kumaliza bundle haraka. Hata hivyo, ninapotoka nje au ninapokuwa safarini hulazimika kutumia data ya simu, data hunisaidia kuendelea, kuwasiliana, kutafta taarifa za haraka au kutumia ramani za mtandaoni. Ingawa ni muhimu mara nyingi huisha haraka hasa nikitumia programu nzito. Kwa ujumla, zote mbili zina umuhimu wake. Wi-Fi inafaa zaidi kwa matumizi ya muda mrefu ilhali data ya simu ni muhimu kwa urahisi na uhamaje. Kuchanganya matumizi ya Wi-Fi na data hunisaidia kuwa na mawasiliano endelevu na kazi zangu za kila siku.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na amani kwa sababu hunisaidia kufikiri zaidi na kupumzika. Sehemu zenye kelele nyingi hunifanya nichoke haraka, hivyo napendelea mazingira ambayo hayana msongamano mkubwa wa watu. Mahali penye utulivu hunipa nafasi ya kutafakari na kupanga mawazo yangu bila usumbufu. Pia, ninapenda kuwa mahali palipo safi na salama kwa sababu usafi hunifanya nijisikie huru na mwenye afya. Sehemu zenye mazingira mazuri hunipa motisha ya kukaa kwa muda mrefu na kufanya shughuli zangu kwa utulivu. Zaidi ya hayo, napendelea kuwa karibu na asili, kama vile bustani, maeneao yenye miti, au karibu na maji. Mandhari ya asili hunipa faraja ya moyo na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, napenda kuwa mahali ambapo pana amani, usalama na uzuri wa mazingira kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na kuridhika.

Mazingira mazuri ya kazi hutegemea mambo kadhaa muhimu yanayoisaidia mfanyikazi kufanya kazi kwa ufanisi na furaha Kwanza, mawasiliano mazuri na heshima kati ya wafanyikazi na viongozi ni jambo la msingi Wakati watu wanaheshimiana na kusikilizana kazi ufanyika kwa amani na ushirikiano Pia, usalama na usafi wa eneo la kazi ni muhimu sana. Mazingira safi na salama upunguza hatari za ajali na hufanya mfanyakazi ajisikie huru na mwenye afya. Pia, vifaa vya kazi vinapokuwa vya kutosha, na katika hali nzuri, kazi ufanyika kwa urahisi zaidi. Zaidi ya hayo, mazingira mazuri ya kazi yanahitaji motisha na kudhamini juhudi za wafanya kazi. Mfanyakazi anapodhaminiwa hupata hamasa ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa jumla, mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna heshima, usalama, ushirikiano na motisha. Vinavyosaidia kufikia malengo ya pamoja.

Sera ya kampuni ni naiona kuwa muimu zaidi ni sera ya haki na usawa kazini. Sera hii inahakikisha kuwa wafanya kazi wote wanatendewa kwa usawa bila ubaguzi wa jinsia, kabila, umri au cheo. Wakati haki inazingatiwa, wafanya kazi ujisikia kuthaminiwa na kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidi. Pia, sera ya haki usaidia kumarisha uaminifu katia wafanya kazi na uongozi Kwani kila mtu anelewa kuwa maamuzi yanafanywa kwa uwazi Bali na ilo, sera hii usaidia kuzuhia migogoro kazini na kuleta mazingira ya kazi yenye amani na mshikamano Zaidi ya hayo, sera ya haki na usawa huongeza ushirikiano na ubunifu kwa sababu wafanya kazi wanapoisi sauti zao zinasikilizwa huwa huru kutuwa mawazo mapya Kwa ujumla, sera hii ni muhimu kwa sababu inachangia mafanikio ya kampuni na ustawi wa wafanya kazi wake kwa pamoja.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuwasiliana kwa ufasaha na kujiamini katika mazingira yote uwezo huu ni muhimu kwa sababu mawasiliano mazuri husaidia kueleza mawazo kushirikiana na wengine na kujenga mahusiano bora kazini na katika jamii mtu anapoweza kuzungumza au kuandika kwa kuelewa, kujenga heshima na uaminifu kwa urahisi Pia ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa na kusoma hisia za watu wengine. Ujuzi huu hunisaidia kuwa na huruma, kutatua migogoro na kufanya kazi vizuri katika timu kujua jinsi mtu anavyojisikia kunarahisisha kutoa msaada au ushauri unaofaa. Kwa ujumla uwezo wa mawasiliano na kuelewa kwa watu hunisaidia kufanikiwa katika maisha binafsi na ya kikazi. Na hunifanya niwe mtu mwenye kusheushi watu vizuri na mchango chanya kwa jamii.

Ndio, kwa kiasi fulani ningependa kurudi ujana Lakini si kwa kila jambo. Ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa wakati wa uhuru wa mawazo, ndoto nyingi na hofu chache Ujana ulikuwa kipindi cha kujifunza, kucheza na kufanya makosa bila mzigo mkubwa wa majukumu Nakumbuka kuwa na muda mwingi wa kujaribu vitu vipya na kujifunza bila presha kubwa. Hata hivyo, nisingependa kupoteza hekima na uzoefu niliyo upata sasa. Maisha ya sasa yamenifundisha kuwajibika, kufanya maamuzi bora, na kudhamini muda. Ujana ulikuwa mzuri lakini pia ulikuwa na ukosefu wa kuelewa kwa kina kuhusu maisha. Kwa hiyo, kama ningepata nafasi ya kurudi ujana, ningependa kurudi nikiwa na maarifa niliyo nayo sasa. Hilo lingesaidia kuepuka makosa fulani na kutumia fursa vizuri zaidi. Kwa ujumla, naheshimu ujana kama kumbukumbu nzuri, lakini ni ya thamini zaidi kukua na kujifunza kadri maisha yanavyo endelea.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza mara tu ninapoamka kwa kusali au kutafakari kwa dakika chache ili kutuliza akili na kujiandaa kwa siku. Baada ya hapo huosha uso kupiga mswaki na kujipanga kwa haraka. Kuhusu kiamsha kinywa, napenda kula chakula chepesi lakini chenye nguvu kama chai au kahawa pamoja na mkate, mayai au matunda. Hii hunipa nishati ya kuanza shughuli za siku bila kujisikia mzito. Kwa kawaida, napenda kumka saa kumi na mbili asubuhi kwa sababu muda huu hunipa nafasi ya kujiandaa bila haraka. Kabla ya kuondoka, huhakikisha nimepanga vitu muhimu kwa simu, funguo na ratiba ya siku. Pia, huangalia mavazi na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Kwa ujumla, nahisi vizuri kuhusu asubuhi zangu kwa sababu hunipa mawazo mpya wa kupanga malengo na kujipa motisha. Asubuhi hunifanya nijisikie mwenye matumaini na tayari kukabiliana na changamoto za siku.

Napenda sana sanaa ya uchoraji hasa ile inayoonyesha mandhari ya asili na maisha ya kila siku uchoraji hunivutia kwa sababu inaweza kueleza hisia mawazo na hadithi bila kutumia maneno mengi Inapochunguza mchoro mzuri nahisi utulivu na mara nyingine msukumo wa kufikiriri kwa kina kuhusu maisha Pia napenda sana ya mziki kwa sababu mziki una nguvu wa kukuza moyo na kubadilisha hali ya hisia. Aina ya mziki ninayoipenda ni ile enye ujumbe mzuri na melodi ya kutuliza. Mziki hunisaidia kupumzika na kutafakari au hata kupata nguvu wakati na hukua nimechoka. Zaidi ya hayo, napenda sana ya maigizo na filamu kwa sababu huonyesha hadithi za binadamu, changamoto zao na mafanikio yao. Kwa ujumla, napenda sana inayofundisha, kuburudisha na kuwaacha ujumbe mzuri kwa jamii. Kwani sanaa hiyo hunifanya nijisikie karibu na maisha na watu wengine.

Ninapenda kununua zaidi vitu vinavyonirahisishia maisha ya kila siku. Kwanza, napendelea kununua vyakula na mahitaji ya nyumbani kwa sababu ni muhimu kwa matumizi ya kila siku na afya yangu. Ninapochagua vyakula huangalia ubora na manufaa yake ili kuhakikisha vinanifaa. Pia, napenda kununua nguo asa zile zilizo raisi na zenye starehee. Sipendi mguo za anasa sana, bali napendelea nguo zinazoweza kutumika kwa shuguli mbali mbali kama kazi, matembezi au mapumziko. Nguo nzuri hunifanya nijisikia nadhifu na kujiamini. Zaidi ya hayo, ninapenda kununua vitu vya kilimo kama vitabu au vifaa ya kujifunzia. Vitu hivi hunisaidia kukuza maarifa na ujuzi wangu. Kwa ujumla, ninapenda kununua vitu venye thamani ya mda mrefu, vinavyonisaidia kuboresha maisha yangu badala ya kunipa furaha ya mda mfupi.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa. Napenda chai kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza siku kwa utulivu na umakini. Harufu ya chai moto asubuhi kunifanya nijisikie tayari kwa shuguli za siku hasa wakati wa baridi au mvua. Chai ya maziwa unisaidia pia kuwamusha akili na mwili taratibu bila mshtuko mkubwa. Ninapoinywa, ninahisi mwili wangu ukipata joto na nguvu na mawazo yanakuwa wazi zaidi. Mara nyingi, huambatana na kia mshakinya chepesi kama mkate au maandazi, jambo linalofanya asubui yangu iwe ya kufuraisha zaidi. Zaidi ya hayo, napenda chai kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wetu wa kila siku na hutumiwa sana katika familia yangu. Kunywa chai ya asubuhi unipa hisia ya faraja, utulivu na mwanzo mzuri wa siku. Kwa ujumla, nikinywaji ambacho siwezi kukosa subuhi kwa sababu unifanya nijisikia mwenye nguvu na matumaine.

Rangi yangu ninayoipenda zaidi ni blue. Napenda rangi hii kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, amani na usalama. Ninapoiona blue nahisi kama mawazo yangu yana pumzika na akili inakuwa huru kufikiri kwa utaratibu. Rangi hii unikumbusha hanga safi na bahari. Ambavyo vyote uleta hisia za utulivu na uzuri wa asili. Pia napenda blue kwa sababu ni rangi rahisi kulinganisha na rangi nyingine. Inaonekana vizuri kwenye mavazi, mapamba nyumbani na hata vifaa vya kazi. Blue huonyesha usafi, umakini na uaminifu. Sifa ambazo zidhamini sana katika maisha. Zaidi ya hayo, blue hunifanya nijisikie nina usawa ziko, wa kiisia na kujiamini. Ni rangi ambayo haichoshi macho na unifanya najisikia vizuri ninapoitumia au kuizunguka. Kwa ujumla, blue ni rangi ninayoipenda kwa sababu huleta utulifu na faraja katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kuuliza maswali na kufanya mazoezi kwa vitendo. Kwanza, kusoma vitabu, makala au taarifa mtandaoni hunipa msingi mzuri wa maarifa. Ninapopata maelezo ya awali huwa rahisi kuyaelewa na kuyaweka akilini. Pia napenda kujifunza kwa kujadiliana na wengine kwa sababu kusikia mitazamo tofauti hunisaidia kupanua mawazo na kuona jambo kwa namna mpya. Maswali na majibu hunifanya nielewe vizuri zaidi kuliko kusoma pekee yangu. Zaidi ya hayo napenda kujifunza kwa kufanya yaani kujaribu kile nilichojifunza kwa vitendo. Njia hii hunisaidia kukumbuka kwa muda mrefu na kuona makosa yangu mapema. Kwa ujumla, napenda kujifunza katika mazingira yenye utulifu, msaada na motisha. Kwa sababu hunifanya nijisikie huru kuuliza na kuendelea kukua kielimu na kimaisha.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima kwa wengine. Watu wanaodharau mawazo hisia au juhudi za wenzao huleta hali ya kutoaminiana na migogoro isio ya lazima kukosa heshima huumiza hisia na hupunguza thamani ya mawasiliano mazuri katika jamii Pia nachukizwa na tabia ya kudanganya au kutokuwa mwaminifu uaminifu ni msingi wa mausiana yoyote, iwe ni ya kifamilia, kirafiki au kikazi. Mtu anapodanganya huweka shaka na kuvunja imani ya watu wengine, jambo ambalo ni ngumu kurekebisha. Zaidi ya hayo, tabia ya kujitharau au kuwatharau wengine kwa kujiona bora hunikera sana. Tabia hii huleta migawanyiko na huondoa mshikamano kwa ujumla. Tabia kama kukosa heshima kutokua waaminifu na kiburi, uhadhiri vibaya mausiana ya kijamii na kunifanya najisikie kutorithika na mazingira ya nayonizunguka.

Ninasherehekea mwaka mpia kwa utulivu na shukrani Mara nyingi nikiwa na familia au marafiki wa karibu usiku wa kuamkia mwaka mpia tunakaa pamoja kuzungumza kuhusu mambo tuliyopitia mwaka uliopita na kushirikiana kumbukumbu nzuri Wakati mwingine, tunaangalia televisheni kusikiliza mziki au kuhesabu sekunde za mwisho kabla ya mwaka mpya kuanza. Asubuhi ya mwaka mpya huanza kwa kutafakari na kupanga malengo mapya, ninapenda kujiuliza nilichojifunza mwaka uliopita na ni mambo gani ningependa kuboresha. Hii hunisaidia kuanza mwaka mpya nikiwa na mwelekeo mzuri. Pia, napenda kusherehekea kwa kutoa shukrani kwa familia, afya na fursa nilizo nazo. Sherehe hii hunifanya nijisikie mwenye matumaini na nguvu mpya. Kwa ujumla, mwaka mpya ni wakati wa furaha, matumaini na mwanzo mpya katika maisha yangu.

Ningependa kutembelea mji wa Paris inchini Ufaransa. Napenda mji huu kwa sababu unajulikana kama mji wa sanaa, mapenzi na historia. Paris ina majengo ya kihistoria, makumbusho maarufu na utamaduni wakipekee unaovutia watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Nilisikia kuhusu paris kupitia vitabu, filamu na masomo ya kihistoria hasaa kuhusu mnara wa Eiffel, makumbusho ya Lovry na mto Scene. Vitu hivi vimenifanya nitamani kuona mji huu kwa macho yangu mwenyewe. Ningependa kutembea mitaani kuona majengo ya kale na kujifuza zaidi kuhusu historia na maisha ya wafaransa. Pia, ningependa kuonja chakula cha kifaransa na kuona sanaa halisi inayohifadhiwa katika makumbusho yao. Ninapofikiria safari ya kuenda Paris, ninahisi furaha, msisimko na hamasa ya kujifunza mambo mapya. Kwa ujumla, Paris ni mji ninaotamani kwa sababu unaunganisha uzuri, historia na utamaduni kwa namna ya kipekee.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua, ladha na tamaduni tofauti. Kila chakula kipya huja na harufu, ladha na mtindo wake wa maandalizi, jambo linalofanya uzoefu huo huo wakufurahisha na wakujifunza. Ninapojaribu chakula kipya nahisi kama na safiri bila kuondoka mahali nilipo. Napenda hasa kujaribu vyakula vya nje au jamii nyingine kwa sababu chakula nisehemu muhimu ya utamaduni wao. Wakati mwingine hujaribu vyakula vipya nikiwa na marafiki au familia, jambo ninalofanya tukio diwe la kufurahisha zaidi na kushirikiana maoni na hisia. Hata hivyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa tahathari. Nikianza na kiasi kidogo ili kuona kama nitapenda ladha yake. Kwa ujumla, kujaribu vyakula vipya hunifanya nijisikie mwenye udadisi, furaha na wazi kwa uzoefu mpya na kunanisaidia kupanua mtazamo wangu wa maisha.

Somo la sayansi ni nalolipenda zaidi ni biolojia. Napenda somo hili kwa sababu linanisaidia kuelewa jinsi viumbe hai wanavyoishi, kukua na kuingiliana na mazingira yao. Biolojia unifungua macho kuona majabu ya mwili wa binadamu, mimea, na wanyama kwa undani zaidi. Kinachonivutia zaidi katika biolojia ni mada zinazohusu mwili wa binadamu kama mfumo wa damu, kupumua na mmengenyo wa chakula. Mada hizi hunifanya nitambue jinsi mwili unavyopango kwa ustadi mkubwa. Pia napenda kujifunza kuhusu mazingira na ekolojia kwa sababu hunifundisha umuhimu wa kulinda mazingira na viumbe hai. Biolojia pia hunisaidia kutatua matatizo ya maisha ya kila siku kama kuelewa afya na magonjwa kwa ujumla nisomo linalochanganya maarifa, vitendo na umuhimu wamoja kwa moja katika maisha Jambo linalonifanya nilipende zaidi kuliko masomo mengine ya sayansi.

Asubuhi hii, nilianza siku yangu kwa utulivu. Niliamka mapema karibu saa kumi na moja alfajiri. Napenda kuamka mapema ili nipate mda wa kujiandaa bila haraka. Baada ya kuamka, nilijinyoosha kidogo kisha nikaosha uso na kunawa mikono. Hii unisaidia kuamka vizuri na kujisikia nikiwa freshi. Kwa chakula cha asubuhi, nilikunywa chai ya maziwa na kula mkate pamoja na mayai. Ni chakula chepesi lakini hunipa nguvu ya kuanza siku. Baada ya kifungua kinywa, nilipanga mambo ya siku yangu na kuanza majukumu yangu taratibu, nikiwa nimejipanga vizuri. Asubuhi hii nilihisi nikiwa na amani, nguvu na matumaini ya kufanya siku iwe nzuri na yenye mafanikio.

Napenda kufanya kazi na wengine, ingawa pia ninaona faida ya kufanya kazi pekeangu kulingana na mazingira. Kufanya kazi na wengine hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora zaidi kwa changamoto. Kila mtu huja na uzoefu na ujuzi wake, jambo linalofanya kazi iwe rahisi na yenye ubunifu zaidi. Pia, kazi ya pamoja uimarisha ushirikiano, mawasiliano, na usiano mzuri kati ya watu, jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi. Hata hivyo, kufanya kazi pekeangu pia kuna faida zake. Hunisaidia kuzingatia kwa kina bila usumbufu, kupanga mawazo yangu vizuri, na kukamilisha kazi haraka hasa pale kazi inapohitaji umakini mkubwa. Kwa ujumla, napendelea mchanganyiko wa yote mawili kufanya kazi pekeangu kwa majukumu yanayoitaji umakini binafsi na kufanya kazi na wengine pale ambapo ushirikiano na mawazo ya pamoja yanahitajika ili kufikia matokeo bora.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chakula chepesi lakini chenye kunipa nguvu ya kuanza siku vizuri kawaida huchagua chai ya maziwa au kahawa nyepesi hasa wakati wa baridi kwa sababu hunipa joto na hunisaidia kuamka vizuri Huambatanisha na mkate chapati au maandazi kulingana na kile kilichopo Wakati mwingine hula mayai ya kuchemsha au ya kukaanga kidogo kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Pia napenda kula matunda kama ndizi au chungwa ili kupata vitamini na kuimarisha afya. Ikiwa nina muda wakutosha, huongeza uji wa wimbi au ulezi kwa sababu ni wenye afya na hunipa nguvu ya kudumu. Kwa ujumla, napendelea kifungua kinywa kisicho kizito sana, lakini chenye mchanganiko wa virutubisho ili niweze kuanza siku nikiwa na nguvu umakini na hali nzuri ya kufanya shughuli zangu za kila siku.

Zoea nzuri nililojenga ni kusoma kila siku. Nilianza kwa kusoma kwa dakika chache kila asubuhi, kisha hatua kwa hatua, nikaongeza muda hadi nikawa nasoma angalau saa moja kwa siku. Zoea hili limekua muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu linaniwezesha kuongeza kuelewa kwangu, kujifunza mambo mapya na kuboresha uwezo wangu wa kufikiria kwa kina. Pia kusoma kila siku kunanisadia kupunguza, maarifa na kunipea utulivu wa akili. Kwani wakati wa kusoma huwa ni kama muda wangu wa kupumzika na kujitafakari. Zoea hili pia limeimarisha nidhamu yangu. Kwani nimejifunza kupanga muda wangu vizuri ili niwe na nafasi ya kusama bila kuadhiri majukumu mengine. Kwa ukweli kusama ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na nadhani ni zoea linalofaa kwa kila mtu anayetaka kujenga akili yenye nguvu na maadili mema.

Kinachonifanya kufurahia sana ni wakati ninafanya mambo ninayoyapenda na kushirikisha watu muhimu maisha ni mwangu. Kwa mfano, kukaa na familia au marafiki kucheka pamoja na kushiriki adili au matukio ya furaha kunanifanya nijisikie raha isio na kifani. Pia, kufanikisha malengo yangu madogo au makubwa hufanya nijisikie furaha sana kwa sababu napata hisia ya kuridhika na mafanikio. Kusoma kitabu kizuri, kusikiliza mziki unaonifurahisha, au kutembea sehemu nzuri pia hufanya moyo wangu ujaze furaha. Acha mambo madogo kama kuoana asubuhi nzuri, maua yenye rangi nzuri, au kunywanchai yenye harufu nzuri, yanaweza kuletea furaha ya kipekee. Kwa ujumla, furaha yangu hutokana na mchanganiko wa mauhusiano mazuri, mafanikio ya kibinafsi, na kukumbatia uzuri wa maisha wa kila siku, jambo linalonifanya niwe na moyo wa shukrani na matumaini.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini bahati zinaonekana kuwa msingi zaidi. Kwanza, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uongozi wa mfano. Lazima awe mfano wa maadili mema, nidhamu na kazi mzuri. Pili, kuwa na mawasiliano bora ni muhimu ili kuweza kueleza maono yake kwa uwazi na kuelewa mawazo ya wengine. 3. Kuwa na ujasiri wa kufanya maamuzi hata wakati kuna changamoto ni sifa ya kiongozi mzuri. 4. Kiongozi mzuri anaskiliza wengine na kuzingatia mawazo na isia za wafuasi wake ili kufanya maamuzi yenye manufaa kwa wengi. Pia, kuwa na uwezo wa kusuluisha migogoro kwa haki na kwa amani ni sifa muhimu. Mwisho, kiongozi mzuri anahamasisha na kuamasisha watu kufanya kazi kwa bidii. Kwa kuwa, na motisha na maono yanayo wakilisha usawi wa wote. Kwa jumla, sifa hizi husaidia kiongozi kuwa na ushawishi mzuri na kuakikisha mafanikio ya kikundi au chami.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama na niuzoefu mzuri sana uliokua na manufaa kwa maisha yangu. Nilianza kwa kufuga kuku wa dogo ambapo nilijifunza jinsi ya kuwapa chakula bora kuhakikisha wanapata maji safi kila wakati na kuhakikisha nyumba yao au kitalu walichokaa kiko safi na salama. Kufuga mnyama kumenifunza kuwa na uwajibikaji kwani unapaswa kuangalia mnyama kila siku bila kukosa hata wakati unashugulika na mambo mengine Pia nilijifunza uvumilivu kwa sababu baadhi ya siku hazikuwa rahisi Mara nyingine kuku waliumia au hawa kuwa na hamu ya kula na ilibidi nitafute suluhisho Zaidi ya yote, kufunga mnyama kuna nifundisha upendo na heshima kwa viumbe hai, kwani unapaswa kudumia na kuhakikisha wanastawi vizuri. Uzoefu hu uliniwezesha pia kuelewa mzunguko wa maisha na dhamani ya bidii ya kila siku. Kwa kweli, kufuga mnyama nizoea lenye manufaa na furaha.

Mimi hupenda kufuata mfereji wa televisheni unaonipa mchanganyiko wa burudani na elimu. Kawaida hupenda kuangalia vipindi vinavyohusu habari, sayansi na utalii kwa sababu vinanipa tarifa mpya kunifahamisha mambo muhimu yanayo jitokeza duniani na kupanua kuelewa kwangu kuhusu sayanzi na mazingira. Pia, mara nyingine hupenda vipindi vya filamu na michezo ya kubahatisha kwa sababu vinanipa burudani na kupumzika baada ya shuguli za kila siku. Ninapoangalia televisheni hupenda pia vipindi vinavyohusiana na elimu ya maisha, mafunzo na simulizi za kweli kwa sababu vina nisaidia kujifunza mbinu mpya za maisha na kupata motisha ya kufanya mambo kwa ufanisi. Kwa jumla, ninapendelea vipindi vinavyo nifundisha, kunifariji na kunisaidia kuboresha maisha yangu. Kwani televisheni sio tu burudani bali pia chombo cha kujenga marifa na kuelewa dunia.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na mto, na uzoefu huo ulikuwa wakusisimua sana. Nilipofika ziwani, nilifurahia sana uzuri wake wa asili. Maji safi na tulivu, ndege wanauruka juu yake, na upepo mwanana uliokuwa ukinipa hisia ya utulivu. Nilifurahia pia kutembea kando ya ziwa na kushika maji baridi kidogo kwa mikono yangu. Jambo lililonifanya nijisikie karibu na asili. Kuhusu mito nilifurahia kuona maji yanayotiririka kwa nguvu wanyama wanaokunya maji kando ya mto na sauti ya maji ikivuma. Kutembelea ziwa na mto kulinifundisha kuthamini mazingira kwani niliona jinsi maji ni muhimu kwa viumbe wote hai. Zaidi ya yote nilihisi furaha na amani ya kipekee Kwani ni nafasi ya kupumzika, kuondoa mawazo hasi na kufurahia uzuri wa dunia. Uzoefu huu ulikuwa wakujenga kumbukumbu nzuri ambazo sitazo sahau.

Majira ninayo yapenda zaidi ni masika. Napenda masika kwa sababu huleta mvua, baridi ya wastani na mazingira kuwa kijani kibichi. Tofauti na kiangazi chenye juakali au vuli ilio kavu, masika hunipa hisia ya uhai na matumaini mapya. Kitu kilicho nifanya nipende majira haya ni kumbukumbu za kuona mimea ikistawi, maua kuchanua na hewa kuwa safi baada ya mvua kunyesha. Pia sauti ya mvua usiku hunipa utulivu wa kipeke. Wakati wa masika, napenda kufanya shuguli kama kutembea inje kutazama mazingira ya asili, kusoma nikiwa ndani, nikipata hewa baridi, na wakati mwingine kufanya bustani ndogo au kupanda mimea. Majira haya hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye furaha, mwenye nguvu ya kuanza upya. Kuhusu hali ya hewa naipenda kwa sababu siya jotokali wala baridi kupita kiasi, ni ya wastani na yenye kuburudisha. Kwa jumla, masika unifanya nijisikie karibu zaidi na asili na kunipa amani ya moyo.

Ili kujiandaa kwa mkutano, kwanza napanga muda wangu ili kuhakikisha nina nafasi ya kutengeneza maandalizi yote muhimu. Kwanza, ninasoma agenda ya mkutano ili nijue ni mada gani zitajadiliwa na maamuzi gani yanayohitajika kufikiwa. Baada yake nakusanya nyaraka muhimu kama ripoti takwimu au maelezo ya kuwasilisha ili kuhakikisha sina upungufu wowote wakati wa mkutano. Pia ninapanga hoja zangu na maoni iliopanga kuzungumza ili nione wazi ni nini nitakayotoa na ni muda gani ninahitaji. Kabla ya mkutano, ninahakikisha vifaa vyangu viko tayari kama kalamu, daftari, kompyuta au kifaa cha mawasiliano ikiwa mkutano ni mtandaoni. Mwisho, napumzika kidogo na kujiweka tayari kisaikolojia ili niwe na umakini na nidhamu wakati wa mkutano. Hii yote husaidia mkutano kuwa mzuri na unaleta matokeo bora.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Napenda Lebron kwa sababu ni mchezaji aliyejali sana timu yake mwenye nguvu, ujasiri na akili za kucheza mpira kwa kiwango cha juu. Anaweza kucheza nafasi mbalimbali, kufanya mashambulizi mazuri na pia kuwa kiongozi mzuri wa wenzake kwenye uwanja. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu niliyomwona ambapo Lebron alifanikisha dunk ya kushangaza akipita mabeki wengi na kufanya timu yake kushangilia. Ujuzi unaomfanya apendwe ni mchanganyiko wa kasi, nguvu, mbinu za kucheza na ufahamu wa mchezo. Pia ana uwezo wa kutoa pasi sahihi kwa wenzake na kufanya maamuzi ya haraka ambayo yanaweza kubadilisha matokeo ya mchezo. Wakati nilimwona akicheza nilihisi msisimko wa furaha kubwa na mara nyingine hufanya moyo wangu ujaze hamasa na motisha ya kuendelea kufuata mchezo ya kikapu. Kwa kweli ni mchezaji wa kipekee ambayo hunipa msukumo mkubwa.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kuku kwa sababu ni laini, yenye ladha nzuri, na inaweza kupika kwa njia mbalimbali kama kukaangwa, chemshwa au kuokwa. Kila mara ninapokula nyama ya kuku, huwa najisikia nimeshiba, lakini pia nimefurahia chakula chenye ladha tamu. Kitu kinachonifanya nipende nyama hii ni kwamba inafaa kuwa kila wakati, kwa kifungua kinywa, chakula cha mchana, au jioni, na pia haina harufu yenye nguvu sana kama baadhi ya nyama ingine. Jambo linalo nifanya niweze kukula bila usumbufu. Zaidi ya yote, napenda jinsi nyama ya kuku inavyoweza kuunganishwa na mchanganyiko wa mboga, wali, au wali, wa mlo, wa kila siku. Jambo linaloongeza ladha na harufu ya kchakula. Kwa ujumla, nyama ya kuku ni chaguo langu la kwanza kila wakati, kwani inahakikisha furaha ya kula, usalama wa afya, na ladha nzuri katika kila mlo.

Napenda kuwakaribisha wafanya kazi wapya kwa njia inayowafanya wajisikie kukaribishwa na kuwa sehemu ya timu haraka iweze kanavyo. Kwanza. Naanza kwa kuwapongeza na kujiunga na timu na kuwapa mwongeza wajumla kuhusu kampuni au shirika ikiwemo malengo, maadili na taratibu muhimu. Badae na waunganisha na wenzake ili waweze kuanzisha, mazungumzo na kujenga uhusiano mzuri. Pia natoa msaada wakifundi kama kuonyesha jinsi ya kutumia vifaa au programu zinazo hitajika kazini ili wajisikie na kujiamini na kufanya kazi vizuri. Mara nyingine ufanya mikutano ya kirafiki au chakula cha pamoja na timu ili wafanya kazi wapia wajisikie kuwa sehemu ya familia ya kazi. Mwisho na watia moyo kuuliza maswali na kutua maoni kwani ili ufanya wajisikie huru na kutaminiwa. Kwa ujumla, njia hii ya kuwakaribisha wafanyakazi wapya, wajisikie hatari, huru na motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itakuwa changamoto kidogo mwanzoni. Teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Hivyo kuikosa kunahitaji maandalizi ya saikolojia. Hata hivyo, siku bila teknolojia inaweza kuwa na faida nyingi. Ningetumia muda huo kufanya shughuli za kawaida kama kusoma vitabu vya karatasi, kuzungumza ana kwa ana na familia au marafiki, na kufanya kazi za mikono au michezo ya nje. Pia, ningepata nafasi ya kutafakari, kupumzisha akili, na kujifunza kuthamini mda bila usumbufu wa simu au kompyuta. Ingawa ningekosa uraisi wa kupata taarifa haraka, ningejiskia huru na mtulivu zaidi. Kwa jumla, kuhishi siku moja bila teknolojia kunaweza kunisaidia kurejesha uuyano wa maisha, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mahusiano ya kijamii.

Ndio, navaa saa na ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa kawaida, navaa saa ili kujua muda kwa haraka na kuweka ratiba zangu za kazi, shule au shughuli nyingine bila kuhairisha. Kuvaa saa pia kunanisaidia kuweka nidhamu ya muda kwani kila mara ninapoangalia saa ninaweza kupanga hatua zangu kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, kuchagua saa nzuri pia ni njia ya kuongeza mtindo wa mavazi. Baadhi ya saa huwa na mwonekano wa kipekee na huongeza mvuto wa sura ya mtu. Wakati mwingine, navaa saa yenye teknolojia kidogo kama ile ya kuhesabu hatua au kupima muda, lakini pia kuna siku nikiwa na saa ya kawaida yenye, mkia, wa saa na dakika. Kwa ujumla, kuvalia saa ni muhimu kwangu kwa sababu kunarahisisha maisha, kunanipa hisia ya utulivu na usahihi na pia huongeza mtindo wangu wa kila siku.

Kila siku napendelea kutumia muda fulani mtandaoni lakini si kwa muda mrefu sana. Kawaida hutumia karibu saa moja adi mbili kwa shuguli mbali mbali. Muda huu unatumika kwa kusoma habari kujifunza mambo mapya kuwasiliana na marafiki au familia na kufanya shuguli za kielimu. Pia, mara nyingine hupitia mitandaoni ya kijamii au kuangalia vipindi vya burudani, lakini kwa makini ili nisije nikapoteza muda mwingi. Napenda kuhakikisha kuwa mtandaonunatumika kwa manufaa siyo tu burudani, bali pia kujenga ujuzi na kuimarisha mahusiano. Kwa ujumla, mda wangu mtandaoni ni wa kiasi wenye mpangilio na unaleta faida katika maisha yangu ya kila siku.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza napanga kazi zangu mapema na kuzingatia kipao mbele cha kila jukumu. Napanga ratiba ya siku ili nijue ni kazi gani lazima ifanyike kwanza na nii ipi zinaweza kusubiri kidogo. Wakati wa kufanya kazi, ninazingatia mda na kuepuka usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii ili niweze kufanya kazi kwa umakini. Pia, napanga mapumziko mafupi kati ya kazi ili kuendeleza umakini na nguvu bila kuchoka. Kabla ya kuanza ninaweka vifaa vyote muhimu karibu namii ili siyo nitumie muda kutafuta nyezo. Mwisho ninapima maendeleo yangu kila baada ya mda flani ili kuhakikisha ninapiga hatua nzuri na kukamilisha kazi kwa wakati uliopangwa. Kwa njia hii, kazi zinakamilika kwa ufanisi bila maarifa na kwa matokeo bora.

Wakati wajua kali, napenda kufanya shughuli zinazofaa ili kudumisha afya na raha. Kawaida napendelea kukaa ndani au katika sehemu yenye kivuli kama kwenye chumba kilicho na hewa baridi au kando ya mti au pahali penye kivuli. Hii husaidia kuepuka kuungua na kuvimba kutokana na jua. Pia, napenda kunywa maji ya kutosha, ili kudumisha mwili kuwa na maji ya kutosha na kuepuka uchovu wa jua. Wakati mwingine, napenda kutumia muda huo kusoma kitabu, kusikiliza mziki, au kufanya shughuli za utulivu kama kuchora au kuandika, kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, ikiwa napenda kuwa inje. Napenda kuvaa mavazi ya baridi, kofia na miwani ya jua na kutembea chini ya kivuli. Kwa ujumla, napendelea kutumia jua kali kwa usalama, utulivu, burudani, badala ya kujichafua au kuchoka kutokana na joto.

Ninapenda kujifunza lugha mpya. Hasa lugha zinazotumika duniani kote kama kifaransa au kihispania. Sababu kuu ni kwamba kujua lugha mpya kunapanua kuelewa kwangu kwa dunia, kuna rahisisha mawasiliano na watu kutoka tamaduni tofauti na kupanua fursa za kazi au elimu. Pia, kujifunza lugha kuna changia ukuwaji wa akili kwani kuna hitaji kukumbuka maneno, sarufi, na lafudhi tofauti, jambo linalo ongeza umakini na ufahamu wa fikra. Zaidi ya hayo, nigependa pia kujifunza study za teknolojia kama programu za kompyuta au uhariri wa picha kwani hizi ni study muhimu katika maisha ya kisasa. Kujifunza kipya kunanipa hisia ya furaha na motisha Kwani kila mara ninapofanikiwa kuelewa kitu kipya Ninahisi kuridhika na kujivunia maendeleo yangu Kwa ujumla, kujifunza mambo mapya ni njia ya kuendelea kuboresha maisha yangu kiakili na ujuzi wa maisha.

Napendelea chakula kisicho mafuta kwa sababu husaidia kudumisha afya yangu na kujisikia nyepesi baada ya kula. Chakula kisicho mafuta kama mboga, matunda, wali au samaki waliopiko kwanjia ya yenye afya utoa virutubisho muhimu bila kuongeza uzito au kuumiza mwili. Hata hivyo, mara chache napenda kula chakula chenye mafuta kama nyama iliokaangwa kidogo au mayai kwa sababu huongeza latha na kufanya chakula kuwa cha kuvutia zaidi. Kila mara napendelea kuchanganya chakula kisicho mafuta na kiasi kidogo cha chakula chenye mafuta. Ili kupata latha na virutubisho vyote vinavyohitajika. Zaidi ya yote, chakula kisicho mafuta ufanya najisikia nzuri mwenye nguvu na tayari kwa shuguli za siku mzima. Na husaidia pia kudumisha afya ya moyo na mwili. Kwa hivyo, chaguwa langu la kila siku ni chakula chenye afya na chenye uwiano mzuri wa virutubisho.